Mimi kwa wakati mwingi wakati ninapokea zawadi huwasiangalii bei huwa naangalia maana ya zawadi Nakweli nia ya aliyetoa ujumbe uliomo ndani yake na atari inayo baki moyoni Zawadi nzuri ni ile inayokufanya ujiisi kuoanekana kuthatminiwa na kueleweka Zawadi ya kwanza ni maneno ya kutathminiwa Hii nimeipokea mara kwa mara pale kazini haya maneno Hayaishi kama zawadi ya kimwili, hayaaribiki na hayapotei, yanabaki moyoni na yananipa nguvu ya kuendelea mbele hata wakati wachangamoto. Pia kuna zawadi ya muda, zawadi nyingine ya thamani si sana ni mtu kunipa muda waki. Katika dunia yenye haraka mtu anapochagua kukaa na mimi, kunisikiliza bila simu bila haraka, hiyo ni zawadi adimu sana. Muda huo unanifanya nijihisi muhimu, unanipa nafasi ya kueleza mawazo na unaniondolea mzigo wa upweke. Hii ni zawadi ambayo watu wengi ushisha na upendo wa kweli. Kitabu pia ni zawadi ambayo uendelea kutoa hata baada ya kupokea. Kitabu kizuri nilichopewa kilinifundisha mtazamo mpia wa maisha, kilinipa manena ya kuelezea hisia nilizokuwa nazo, pia kilinisaidia kukua kiakili. Kila mara ninapo kumbuka ujumbe wa kitabu hicho nahisi kama zawadi bado inaendelea kufanya kazi. Pia zawadi ya imani, mtu anapokuamini kwa uwezo wako, hata pale unapo kuwa na mashaka binafsi, imani hiyo inakua zawadi kubwa sana. Wakati mtu anapokwambia unaweza, anakuonyesha kwa vitendo si maneno tu na anakupa nafasi ya kujaribu. Imani ya mtu mwinginei inaeza kubadilisha maisha yako kabisa na ibadilishe mwelekeo wako. Pia kuna zawadi ya msamaha, msamaha ni zawadi ngumu lakini ya thamani sana. Kupa ya msamaha baada ya kukosa, hupunguza mzigo wahatia, hufungua ukurasa mpia, ujenga mausiano mapia. Ni zawadi inayohitaji moyo mkubwa na upendo wa kweli. Pia zawadi ya uzoefu. Sio kila zawadi huwekwa kwenye sanduku. Baadhi huishi kwenye kumbu kumbu. Uzoefu kama safari fupi, mazungumzo ya kina, kushiriki tukio la furaha au huzuni. Hii ni zawadi zinazojenga hadithi ya maisha ya kila binadamu. Pia zawadi ya kusikilizwa kusikilizwa bila kuhukumiwa ni zawadi adimu sana Kuna wakati Mimi mwenyewe nimekuwa ni kisikilizwa bila kukatizwa bila kushambuliwa bila kupaa suluhisho la haraka Hi hunipa amani ya ndani na kunisaidia kujielewa zaidi Pia kuna zawadi ya upada mzuri watu wanaonifundisha kwa matendo yao hunipa zawadi kubwa Mfano wa mtu mwenye ya nidhamu, mvumilifu na unyenyekevu Mfano huo hubaki ndani yangu na huniongoza katika maamuzi ya badaye Pia kuna zawadi ya uhuru wakuwa mimi mtu anayeniruhusu kuwa mimi bila kunibadilisha unipa zawadi isiyopimika Sikuhitaji kujifanya, sikuhitaji kuvaa na nilijisikia salama hi ni zawadi ya kukabiliwa kama ulivyo hi ya zawadi ya ushauri na wakati sahihi Ushauri unapotolewa kwa wakati sahihi ni zawadi kubwa Si ushauri mwingi bali mfupi mwenye busara na wenye hekima Ushauri huo unaweza kuzuhia kosa au kufunga, kufungua fursa Pia zawadi ya uvumilifu Kuna pale watu wanao fumiliana wakati wa makosa kusita sita na udhaifu uvumilifu huo unanipa nafasi ya kukua, unanipa muda wa kujifunza na unanipa amani ya kuendelea Pia zawadi ya kicheko, kicheko ni dawa, kicheko ni dhati, kinachotolewa bila kulipishwa hiyo hunipunguzia msongo wa mawazo, huniunganisha na watu na hufanya maisha yangu yawe mepesi. Pia kuna zawadi ya kukumbukwa. Kuna wakati mtu anakukumbuka kwa sababu maalum. Anakupigia simu, anakutumia ujumbe wa ghafla, ama anafanya tendo dogo la kujali. Hii inanifanya nijihisi kuwa natamani. Pia kuna zawadi ya mafunzo kutoka kwenye changamoto, ata changamoto zinaeza kuwa zawadi, changamoto zinanipa nguvu, zinanipa busara na ukomavo, ingawa zinakua ngumu lakini zinanijenga. Hizi zawadi ni bora kuliko vitu kwa sababu hazipotei, hazivunjiki, hazihitaji pesa nyingi lakini hubaki moyoni na kubadilisha maisha. Nimejifunza kwamba zawadi ndogo zinaeza kuwa kubwa na ni muhimu kuliko bei, kumbu kumbu ni bora kuliko vituko. Pia zawadi ninazozidhamini zaidi leo ni amani ya akili, afia na mahusiano ya kweli ili niweze kuandelea katika safari ya maisha kila siku.

Historia ni mtazamo wangu. Katika mtazamo wangu ni mafanikio na makosa, ni kumbukumbu ya maisha ya binadamu, vita na amani, ujenzi na uharibifu, busara na upumbavu. Nisimulizi ya safari ya mwanadamu kutoka jana adileo kujifunza historia ni kama kusoma shajara ya dunia. Kwanini mihupenda historia? Na ipenda kwa sababu ina nisaidia kuelewa sababu za mambo sima Tokeo tu, hunipa mtazamo mpana wa maisha, unifundisha unyenyekevu. Nikitambua kuwa matatizo ya leo sii mapya. Historia hunifanya nione dunia kwa macho ya hekima si ya haraka haraka. Historia grupia hunifundisha kutambua makosa. Kila jamii ina makosa yake ya kihistoria. Kujifunza historia hunionyesha makosa ya liofanywa, hunifundisha hatari za maamuzi mabaya na hunisaidia kuepuka kurudia makosa hayo hayo. Kama tunapuuza historia tunajii anda kuirudia makosa. Historia na utambulisho. Historia hunijenga kiutambulisho, unisaidia kujua mimi ni nani, hunisaidia kutathmini, mizizi yangu na pia unifanya niheshimu tamaduni na mila, bila historia jamii upoteza mwelekeo na utu wake. Historia na uhuru wa mawazo. Kujifunza historia hunifanya nisipokee kila taarifa bila kuhoji. Nielewe propaganda na upotoshaji. Nitambue kuwa kila simulizi li na mtazamo wake. Historia hunifundisha kufikiri kwa kina na kuuliza masuari. Historia ya Afrika sana sana inanigusa. Historia ya Afrika ina maumivu, ushindi na matumaini. Kabla ya ukuloni, wakati wa ukuloni na baada ya uhuru. Kujua historia hii hunisaidia kuelewa kuwa kuna changamoto na za usasa na uwezo mkubwa tulio nao kama bara. Historia huongeza heshima na kwa walio nitangulia. Napenda historia kwa sababu hunifanya niheshimu wazee, mashujaa, wanawake na wanaume walio pigania haki bila kujua walicho kipitia, hatuwezi kuthamini tulio nayo leo. Historia pia ni kama hadithi ya kuvutia. Historia siorotha ya tarehe ni hadithi zilizo jaa ushujaa, usaliti, upendo na ujasiri. Hadithi hizi univutia zaidi kuliko simulizi za kubuni kwa sababu zilifanyika kweli. Historia unifundisha subira. Mabadiliko makubwa hayaji kwa siku moja. Istoria inaunyesha kwa mabadiliko huchukua muda. Maendeleo huja kwa hatua na kushindwa siomwisho. Hii hunipasubira katika maisha yangu ya kila siku. Historia ni maamuzi ya sasa. Historia hunisadia kufanya maamuzi bora leo katika siasa, katika jamii na katika uongozi. Kiongozi anayejua historia hufanya maamuzi kwa busara zaidi. Historia pia ni mshikamano wa jamii. Historia ya pamoja huunganisha watu hujenga mshikamano na hufanya jamii ijione kama familia moja. Hii ni muhimu sana kwa amani na maendeleo. Historia pia hunipa shukran, ninapo jifunza historia mimi na thamini ya amani, na thamini ya elimu, na thamini haki nilizo nazo. Najua kama mboya ya lilipiwa kwa garama kubwa. Historia pia unifundisha ujasiri, hadithi za watu walio pambana kwa hali ngumu. Hunipa ujasiri wa kukabiliana na changamoto, imani kuwa mabadiliko ya naweza kana, ikiwa walishinda nasi tunaweza. Pia historia ni maadili. Historia hunionyesha dhamani ya uwadilifu, madhara ya ufisadi, na nguvu ya umoja. Maadili haya bado ya na umuhimu mkubwa leo. Historia pia hunifundisha kusikiliza mitazamo tufauti. Historia haielezwi kwanjia moja tu. Kujifunza mitazamo tofauti, hunipanua akili, hunifanya niwe mvumilivu na unifanya niheshimu tofauti. Historia na maendeleo ya binadamu pia inanisaidia na kunionyesha ubunifu wa binadamu, uwezo wa kujifunza na nguvu na ushirikiano. Hii hunipa matumaini kwa siku zijazo. Historia pia hunifanya ni jihisi sehemu ya kitu kubwa. niNapo jifunza historia na jihisi sehemu ya mnyororo mrefu wa vizazi, mrithi wa maarifa na mapambano na mwenyewajibu wa kuachia historia nzuri. Changamoto za kujifunza historia pia kuna changamoto kama upotoshaji wa taarifa, historia kuandikwa na washindi, kupuuza simulizi za watu wa kawaida. Ndiyo maana ni muhimu kuchunguza vianzo vingi vya historia. Kwa nini napenda kujifunza historia? Mi hujifunza historia kwa njia ya vitabu, hadithi za wazee, makala, ya kistoria na majadiliano. Hii ufanya historia iwe hai na sii kavu. Kwa ufupi mi napenda sana kujifunza historia kwa sababu inanipa hekima, inanijengea kiutambulisho, na pia hunisaidia kuelewa sasa na kuanda ya kesho. Historia ni mwalimu asiye choka, kadri tunavyo isikiza, ndivyo tunavyo zidi kukua. Historia hunipa uhakiki.

Mimi ninapoandaa ripoti ya kazi naianda kwa njia ilio na mpangilio uwazi na lengo. Ili ripoti iwe rahisi kusoma kueleweka na kutumika kufanya maamuzi. Kwanza, kabla niandae ripoti, ninaelewa madhumuni ya ripoti. Je, ni ya taarifa tu, je ni ya tathmini ya utendaji ama ni ya kutoa mapendekezo. Kuelewa lengo, hunisaidia kuchagua lugha, urefu na kiwango cha undani unachohitajika. Pia nafaa kuelewa anayesoma ripoti. Najiuliza nani atasoma hii ripoti ni meneja ni mkurugenzi ni timu ya kazi au ni wadau wa nje ripoti ya meneja huwa fupi na ya moja kwa moja Wakati ripoti ya kifundi inaeza kuwa na maelezo ya kina zaidi Pia kukusanya tarifa kwa makini Baada ya kuelewa lengo mi hukusanya taarifa takwimu ya kazi, rekodi za shughuli, ripoti za awali na maoni ya timu Hii inahakikisha kuwa taarifa ni sahi za kuaminika na ni za sasa Pia mi huchuja taarifa Si kila kitu ninachoingia kinachoingia kwenye ripoti. Mi huchuja taarifa kwa kuzingatia kilicho muhimu kwa lengo, kinachoongeza thamani na kinachosaidia kufanya uamuzi. Hii huzuia ripoti kuwa ndefu bila sababu. Pia mi huandaa muhtasari. Hii ni sehemu muhimu sana ya ripoti. Hii hutoa picha jumla ya ripoti, uwezo wa kusoma peke yake na husaidia wasomaji wenye muda mfupi. Hii huandikwa mwisho lakini huwekwa mwanzo. Pia mi huandika utangulizi. Hii ripoti inahusu nini, ni kwa nini imeandaliwa na inahusu kipindi gani. Hapa naweka muktada wa ripoti. Pia mi huweka muundo wazi wa ripoti. Ripoti nzuri ina muundo unaoeleza kwa mfano ina utangulizi, ina malengo, ina mbinu au njia za kazi, ina matokeo ya utekelezaji pia iko na changamoto, mafanikio mapendekezo na hitimisho. Muundo huu humsaidia msomaji kufuatilia kwa urahisi. Pia kutumia lugha wai na rasmi. Mi huwa natumia lugha rahisi sentensi fupi, maneno rasmi lakini yasio magumu. Mi huwa ninaepuka lugha ya hisia au lawama. Ripoti ni ya ukweli na si ya malalamiko. Mi pia hutumia takwimu na vielezo. Pale unapowezekana mimi natumia orodha za nukta asilimia takwimu za kulinganisha. Hii hufanya taarifa iwe rahisi kueleweka kuliko maandishi marefu pekee. Pia mi hueleza kilichofanyika si mtu aliyefanya kosa. Kwa ripoti huwa naelezea matukio naonyesha sababu naepuka kulaumu watu. Hiu hujenga mazingira ya kujifunza badala ya kulaumiana. Pia miweka mafanikio wazi. Si sahihi kuandika changamoto peke yake kwenye ripoti. Ripoti nzuri hutambua mafanikio huonyesha hatua nzuri zilizopigwa na huongeza motisha kwa timu. Pia mimi hueleza changamoto na kwa uaminifu. Changamoto huandikwa kwa ukweli, kwa lugha ya heshima na kwa lengo la kuboresha. Mi huwa naeleza chanzo cha changamoto, si dalili tu. Pia mi hutoa mapendekezo yanayofaa kutekelezwa. Mapendekezo yangu huwa halisi, yanayopimika na yanayotekelezeka. Ninaepuka mapendekezo ya jumla ya sio na mwelekeo. Pia mimi huandika hitimisho yenye nguvu. Hitimisho hufunga ripoti, hurejea malengo ya awali na pia ueleza hatua inayofuata. Hii ni sehemu tu fupi lakini muhimu sana. Mi uhakikisha kuwa muundo na mpangilio mzuri upo. Nakagua kichwa cha habari, namba za kurasa, mpangilio wa haya na ulinganifu wa maandishi. Ripoti safi huonekana ya kitaalamu. Pia mimi husoma upya na kuhariri. Kabla ya kuwasilisha mimi nasoma ripoti mara mbili ya au zaidi na angalia makosa ya sarufi Naondoa sentences zisizo na maana ili ripoti isiwe na makosa ili kuongeza uaminifu wangu kwa kazi. Pia mi nachukua maoni kwa watu wengine. Ikiwezekana, mi nawapa wenzangu waipitie, napokea maoni, nafanya marekebisho. Macho ya pili huona makosa ambayo mimi siwezi ona kama mtu. Pia nahakikisha ripoti inawasilishwa kwa wakati. Ripoti nzuri lakini iliyochelewa hupoteza thamani. Napanga muda wangu kuhakikisha ripoti inakamilika mapema na iko kuna muda wa kuihariri. Pia, mimi huwasilisha ripoti kwa njia ya barua pepe nakala iliyochapishwa au uwasilishaji wa mdomo nahakikisha njia inalingana na mahitaji ya shirika. Kwa ufupi mi naanda ripoti za kazi kwa mpangilio, uaminifu na lengo. Ripoti nzuri hutoa taarifa sahihi, husaidia maamuzi na hujenga uaminifu, pia huboresha utendaji wa kazi. Pia, muundo lazima uwe mzuri na uwe kuwe na mtiririko wa mawazo unapounda ripoti yako, iwe ya kazi, iwe ya shirika, iwe ya mtu binafsi, iwe tu na mtiririko na maelezo yaelezwe kwa uwazi zaidi.

Ndiyo napenda chakula cha haraka kwa kiwango cha kati, lakini napenda kukila kwa busara na kwa mpangilio, siyo kama mtindo wa maisha ya kila siku. Chakula cha haraka ni chakula kinacho andaliwa kwa muda mfupi na upatikana kirahisi mfano, kuku wa kukaanga, chipsi, samosa na viazi karai ni chakula kinacho lenga kuokoa muda. Watu wengi wanapenda chakula cha haraka kwa sababu kina urahisi wa kukipata, kasi kwa kuhudumiwa, ladha kali na kuvutia, upatikanaji karibu kila mahali. Katika maisha ya haraka ya mjini chakula hiki huonekana kama suluhisho rahisi. Pia, lada ya chakula cha haraka. Ladha ya chakula cha haraka huwa na chumvi mafuta na viungo vinavyovutia ulimi. Umpa mtu raha ya papo hapo. Uhusishwa na furaana burudani. Hata hivyo, radha yake mara nyingi hutengenezwa kimakusudi ili mtu atake kula zaidi. Urahisi wa muda, chakula cha haraka huokoa muda, hakiitaji kupikwa nyumbani, upatikana hata usiku, ufaa kwa safari au kazi nyingi. Kwa mtu mwenye ratiba ngumu, hiki ni kivutio kikubwa. Afya na chakula cha haraka, hapa ndipo ninapokuwa mwangalifu zaidi. Chakula cha haraka mara nyingi kina mafuta mengi, kina chumvi nyingi, kina sukari nyingi, hukosa virutubisho muhimu. Kula mara kwa mara kunaweza kusababisha matatizo ya afya. Pia hatari za kiafya. Ulaji wa kupita kiasi wa chakula cha haraka unaweza kuongezea uzito, kusababisha shinikizo la damu, kuongeza hatari ya kisukari na kupunguza nguvu za mwili. Ndiyo maana ninakipenda kwa kiasi sikwa kupindukia. Chakula cha haraka kinanjaa ya muda mfupi. Mara nyingi ushibisha haraka lakini ushibisha kwa muda mfupi. Baada ya muda mfupi njaa urudi kwasababu hukosa nyuzi nyuzi za protein za kutosha. Gharama pia kwa macho ya kwanza chakula cha haraka huonekana na fuu. Lakini ukila mara kwa mara gharama huongezaka ni ghali kuliko kupika nyumbani kwa muda mrefu. Hivyo siyo suluhisho bora kiuchumi kwa matumizi ya kila siku. Chakula cha haraka na maisha ya kijamii. Chakula cha haraka uambatana na marafiki. Familia Sherehe ndogo. Katika hali hizi kinakua sehemu ya kuunganisha watu siyotu chakula. Pia chakula cha haraka na watoto. Watoto hupenda sana chakula hiki kwa sababu kina ladha muonekano wake ni mzuri na pia matangazo huwekwa wazi hata kwa televisheni. Hapa ndipo watu wazima wanapaswa kuwa waangalifu kufundisha watoto kula kwa usawa. Chakula cha haraka dhidi ya chakula cha nyumbani. Chakula cha nyumbani kina virutubisho zaidi, kina mafuta kidogo na kina ladha halisi. Ndiyo maana na kiona kama chaguo bora kwa afya ya muda mrefu. Kuna njia ambazo tunazitumia kula chakula hiki kwa haraka na zabusara. Nikila chakula cha haraka na chagua kiasi kidogo naepuka vinywaji vyenye sukari nyingi na ongeza mboga pale inapowezekana na sikili mara kwa mara. Chakula cha haraka kama zawadi sika waida. Na kiona kama tuzo ya mara kwa mara, zawadi baada ya kazi ngumu, burudani ya muda mfupi, siyo chakula cha kila siku. Pia kikona athari kwa mazingira chakula cha haraka mara nyingi, hutumia vifunga shio vya plastiki, huchangia taka, hii unifanya nipende kupunguza matumizi yake. Pia mabadiliko ya ladha kadri muda unavyo pita. Kadri muda unavyo endelea ladha hubadilika, mwili utaka chakula chenye afya zaidi, na pia hivyo mapenzi ya chakula cha haraka hupungua pole pole. Baada kukila sana, unapata ya kwamba kina athari kwa akili. Mtu uhisi usingizi na upunguza umakini. Hii ni changamoto hasa kazini au shuleni. Kuna umuhimu na uwiano chakula chochote, kikiwa kingi sana huwa hatari. Kikiwa kidogo kwa mpangilio huwa sawa. Uwiano ndiyo siri ya afya njema. Ninapenda chakula cha haraka kipi zaidi mimi ninapenda kuku waa kukaanga mara chache viazi karai na pizandogo yenyemboga lakini siyo mara kwa mara. Nimejifunza kuwa raha ya muda mfupi isiathiri afya ya muda mrefu pia mwili hukumbuka unachokula. Kwa ufupu mimi ninapenda chakula cha haraka lakini siyo kwa kupindukia. Wakati mwingine huwa nakitamani kama suluhisho la muda, burudani ya mara chache na zawadi za mtindo wa maisha. Chakula cha afya na cha nyumbani ndicho msingi wa maisha yenye nguvu na afya. Nivizuri tupende chakula chenye nyuzinyuzi ili kujenga miili yetu na tusihatarishe maisha yetu kwa afya zetu kila siku. Hata ingawa tunafanya kazi mjini penye tunahitaji chakula cha haraka wakati mwingine unawezapika na ukajibebea chakula chako chanyumbani kama unaona kwamba muda ndiyo kikwazo. Ili utunze afya yako, utunze akili yako na kila kitu, ili uweze kuwa sawa hata pale kazini, unapofanya kazi, unapata ya kwamba mawazo yako yako sawa na kazi inaenda vizuri bila shida.

Ndiyo mimi napenda kujifunza mambo mapya na napenda kufanya hivyo kwa njia ya maksudi Yakina na yenye uhusiana wa maisha alisi kujifunza kwangu siku kusanya taarifa tu Bali ni kuelewa, kujaribu na kubadilisha mitazamo Mimi ujifunza mambo mapia kwangu kwa kupanua kuelewa, kubadilisha au kurekebisha mitazamo na kuongeza uwezo wa kufanya maamuzi bora siyo ni kujifunza kama jambo la darasani tu Bali kama mtindo wa maisha Pia mimi ujifunza kwa kuuliza maswali. Njia ni nayo penda zaidi ni kuuliza maswali kwa nini jambo fulani likatokea, mbona liko ivo na linaathiri aje maisha ya watu. Maswali unisaidia kwenda zaidi ya juu na kufika kwenye mzizi wa jambo. Kujifunza kwa kusoma kwa makini, mi napenda kusoma vitabu, makala, tafiti, maelezo, marefu Lakini si kusoma haraka, bali kusoma kwa kuelewa Nikitafakari na kulinganisha mawazo Pia mi ujifunza kwa kusikiliza we ingine watu ni walimu wa kubwa, napenda kujifunza kwa kusikiliza uzoefu wa wengine kusikiliza, wazee, kusikiliza, wataalam, na pia hatua pia kutoka hapo unajua hatua ya kuchukua kujifunza kwa kufanya Mimi ujifunza kwa kujaribu kwa vitendo, kufanya makosa, kujifunza kutokana na makosa haya. Maarifa ni naya patikana kwa vitendo, huka akilini kwa mda mrefu. Pia mi ujifunza kupitia makosa. Makosa si adui wa kujifunza kwangu. Makosa ni mwalimu, kosa linaujumbe na pia kosa lina nipa mwelekeo wa kuboresha. Badala ya kuogopa makosa mi na yatumia kama ngazi ya maendeleo. Pia mi ujifunza kwa kulinganisha. Napenda kulinganisha zamani na sasa, njia tofauti za kufanya mambo moja kwa moja na mitazamo tofauti ya watu. Hii unisaidia kuona pichapana na kufikiri kwa njia moja tu. Kujifunza pia kunifundisha kuwa na wengine. Njia bora ya kujifunza ni kufundisha. Nikieleza jambo kwa mtu mwingine, nalazimika kulielewa vizuri na pia minapata mapungufu yangu. Kufundisha unifanya nijifunze marambili. Kujifunza kwa kuhusisha na maisha ya halisi. Napenda kuuliza hii itasaidi aje leo ina umuhimu gani kwa jamii na pia inahatari gani kwa maamuzi ya kila siku. Maarifa yasiyo na matumizi unipotezea hamasa. Kujifunza kwa hatua ndogo ndogo. Sijifunzi kila kitu maramoja napendelea kujifunza kidogo kidogo. Kujirudia kujenga juu ya nilijo nilijo nilicho juu. Hii u nisaidia kuepuka kuchoka u kukatatama. Pia kujifunza kwa utulivu wakili. Ninapo jifunza na jitaidi kuwa na utulivu naepuka haraka na jipa mda wakufikiria. Akili, utulivu upokea maarifa vizuri zaidi. Kujifunza kwa kuchagua vyanzo sahihi. Sikila taarifa ni sahihi, mi napenda kuchunguza chanzo, kulinganisha vyanzo tofauti na kuepuka upotoshaaji. Hii unisaidia kujenga maarifa ya kuaminika. Pia mi ujifunza kwa kuandika na kutafakari. Kuandika upanga mawazo yangu, uhifadhi kumbukumbu na ufanya kujifunza kudumu. Baada ya kujifunza, mi napenda kutafakari nilijo kujifunza. Kujifunza kwa kufunja dhana nilizo kuwanazo. Wakati mwingine mi kujifunza kuna hitaji kukubali nilikosea kuachana na imani za zamani na kufungua akili kwa mtazamo mpya. Hii ni ngumu lakini ni muhimu sana kwa ukuaji. Kujifunza kwa kuendelea. Siamini kujifunza kuna mwisho maisha yote, kuna kitu kipya. Kuna somo jipia na kuna ujuzi mpya. Hii u nifanya ni baki mchangamfu kia kili. Kujifunza kwa kuchagua kipa umbele. Si kila kitu najifunza kwa wakati moja. Nachagua kilicho muhimu kwa wakati huu. Kinacho lingana na malengo na kinacho niongezea tamani. Hii u nisaidia kutumia muda vizuri. Pia mi ujifunza kwa uvumilivo. Kuna mambo huwa magumu, kuna mambo uchukua muda kuyaelewa. Hapa najifunza kuwa na subira na kutokata tamaa. Kujifunza na hisia. Napo jifunza kwa shauku na kumbuka haraka na elewa kwa kina. Hisia chanya uongeza uwezo wa kujifunza. Pia kujifunza kuna nisaidia ni baki kwa mnyenyekevu. Uwa na jikumbusha kwa sijui kila kitu. Kila siku nisiku ya kujifunza na kila mtu anachakunifundisha. Unyenyekevu unifanya nijifunza zaidi. Kwa ufupi mi napenda kujifunza, mambo mapia kwa kuuliza, kusikiliza, kujaribu, kutafakari na kuhusisha na maisha halisi. Kujifunza kwangu unifanya nikue kiakili, unisaidia kuelewa dunia na unifanya niwe mtu bora kila siku. Kujifunza sito kiyo tu ni safari inayo endelea. So kila wakati ni vizuri mtu ujifunze na hakuna kuwacha kujifunza.

Ningependa kujifunza mambo mapya yanayoongeza hekima, ufanisi wa maisha na mchanga kwa jamii. Si kwa ajili ya kujua tuu bali kwa ajili ya kutumia, kushiriki na kuboresha maisha ya watu. Ningependa kujifunza zaidi kuhusu akili ya binadamu. Ningependa kuelewa kwa undani zaidi jinsi akili ya binadamu inavyo fanya maamuzi kwa nini watu hutenda tofauti katika hali zinazo fanana, chanzo, cha hofu, furaha, hasira na motisha. Maarifa haya yangenisaidia kuwasiliana vizuri, kuelewa migogoro na kutoa ushahuri wenye hekima. Kujifuza kuhusu hisia na afya ya kiakili. Afya ya akili ni yamuimu sana jinsi ya kudhibiti msongo wa mawazo, njia ya kujitambua kihisia na mna ya kusaidia watu waliopitia changamoto. Hii ni somo la kisasa lenye umhimu mkubwa hasa katika dunia ya leo yenye presha nyingi. Kujifunza lugha mpya. Lugha ni ufungo wa dunia. Inafungua tamaduni mpya, inarahisisha mawasiliano, inapanua fikra. Ningependa kujifunza lugha zaidi ilikuielewa, dunia na kwa mitazamo tofauti na kuunganisha watu. Pia ningependa kujifunza teknolojia mpya kwa matumizi halisi. Si teknolojia kwa nadharia tu, bali teknolojia ya kusaidia biashara ndogo, zana za kuongeza uzalisha kazini, njia ya kutumia teknolojia kwa elimu na maendeleo ya jamii. Lengo ni teknolojia yenye manufaa si, teknolojia ya maonyesho. Kujifunza ujuzi wa kifedha. Ningependa kuelewa zaidi usimamizi wa fedha binafsi, akiba ya uwekezaaji kupanga matumizi na kuepuka madeni yasiyo ya lazima. Maarifa haya ya nasaidia watu wengi kuhishi kwa utulivu na uhuru wa kifedha. Pia ningependa kujifunza kuhusu uongozi bora. Uongozi si cheo ni huduma. Ningependa kujifunza jinsi ya kuongoza kwa mfano, jinsi ya kusikiliza, jinsi ya kufanya mamuzi yenye busara uongozi mzuri ubadilisha taasisi na jamii. Pia ningependa kujifunza mbinu za kufundisha na kushiriki maarifu. Marifa yaliyo shirikisho hupotea. Jinsi ya kueleza mambo magumu kwa lugha rahisi, jinsi ya kufundisha watu warika tofauti, na jinsi ya kuamasisha wengine kujifunza. Ili naongeza hatari chanya ya jia kwa jamii. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu historia ya binadamu. Historia unifundisha makosa ya zamani, mafanikio yalio patikana kwa juhudi, sababu za mgogoro na maendeleo na historia usaidia kuhepuka kurudia makosa yale yale. Kujifunza kuhusu maadili na falsafa ya maisha. Ningependa kuchunguza maana ya maisha, thamani ya haki, ukweli na uwajibikaji. Namna ya kuhishi maisha yenye maana. Falsafa husaidia mtu kuhishi kwa makusudi, si kwa mazoea tu. Pia kujifunza jinsi ya kusikiliza kwa kina. Kusikiliza ni ujuzi unao puuzwa. Kusikiliza bila kuhukumu, kusikiliza kwa huruma na kusikiliza ili kuelewa si kujibu. Hii ni ujuzi unaoboresha mahusiano na kuleta amani. Kujifunza pia kuhusu utamaduni na mila mbalimbali. Kuelewa utamaduni huongeza heshima, upunguza migogoro, pia ujenga uvumilivu Ningependa kujifunza jinsi watu tofauti wanaishi wanavyo fikiri na vile wanavyo amua. Kujifunza kuhusu mazingira na endelevu dunia ni uridhi, jinsi ya kulinda mazingira, jinsi ya kuishi bila kuharibu la rasilimali na njia za maendeleo endelevu maarifa haya ni muhimu kwa vizazi vya sasa na vijavyo Pia ningependa kujifunza mbinu ya kutatua mgogoro mgogoro ni sehemu ya maisha, jinsi ya kuizuia, jinsi ya kushughulikia kwa amani, jinsi ya kurejesha mahusiano huu ni ujuzi muhimu katika familia, kazi na jamii. Pia ningependa kujifunza nidhamu binafsi na usimamizi wa muda. Ningependa kuboresha nidhamu ya kufanya yalio muhimu. Usimamizi wa muda na kueka vipaumbele. Hii huongeza tija na kupunguza msongo wa mawazo. Pia ningependa kujifunza sanaa ya kuandika kwa ushawishi. Kuandika kwa ushawishi usaidia kuelimisha, kuamasisha, kubadilisha mitazamo. Ni ujuzi unao tumika katika elimu, uongozi na jamii. Pia ningependa kujifunza kuhusu mahusiano ya kibinadamu mahusiano ya msingi, wa maisha, jinsi ya kujenga mahusiao yenye afya, jinsi ya kudumisha uaminifu, jinsi ya kushugulikia mgogoro ya kihisia kila wakati. Maarifa haya uongeza furaha na amani. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu kujitambua. Kujitambua kuna nisaidia kujua ngufu na udhaifu, kufanya maamuzi sahihi, kuhishi maisha ya kweli. Hii ni safari ya ndani yenye thamani kubwa. Pia ningependa kujifunza jinsi ya kubadilika na mabadiliko. Dunia inabadilika haraka, kujifunza kukubali mabadiliko, kujifunza ujuzi mpya kwa wakati na kutoogopa yasio julikana. Hii inanipa uwezo wa kubadilika na ujuzi wakuishi kila wakati.

Wakati wa jua kali ninapenda kufanya mambo yanayolinda afya mwili na akili. Yanayonipa utulivu na yanayoniruhusu kuendelea kua na tija bila kuathiriwa na joto jua kali inaweza kua changamoto lakini pia linaeza kutumiwa kwa hekima. Jua kali ni joto kua juu kupita kiasi mwili hupoteza maji haraka, gozi na macho huathirika. Kuelewa athari zake hunisaidia kupanga shuguli zangu kwa busara. Kunywa maji mara kwa mara. Kitu cha kwanza ngependa kufanya ni kunya maji mengi, kunya hata kabla kuhisi kiu, kuepuka vinywaji vienye sukari nyingi au kafein. Maji hunisaidia kudhibiti joto la mwili na kuzuia uchovu. Pia kukaa sehemu yenye kivuli. Wakati wa jua kali ningependa kukaa chini ya mti, kukaa kwenye kivuli cha jengo, kuepuka kusimama juani bila sababu. Kivuli ni rafiki mkubwa wa mwili wakati wa jua kali. Pia ningependa kukaa ndani ya nyumba au chumba chenye hewa. Ningependa kukaa ndani ya nyumba yenye uigizaji hewa mzuri, kufungua madirisha asubuhi na jioni, kupunguza shughuli nzito wakati wa mchana. Hii husaidia mwili kupumzika. Pia ningependa kuoga maji ya baridi au ya vuguvugu. Kuoga hupunguza joto la mwili, huondoa jasho, huleta mwili hisia mpya. Si lazima maji yawe baridi sana ya vuguvugu hutosha. Pia ningependa kuvaa mavazi mepesi. Wakati wa jua kali ningependa kuvaa nguo nyepesi, rangi angaa, funguo zilizobana. Hii husaidia hewa kupita na kupunguza joto mwilini. Pia ningependa kuepuka shughuli nzito mchana. Ningependela kufanya kazi nzito, asubuhi mapema au jioni, kupunguza kukimbia na kubeba vitu vizito mchana. Mwili hauhitaji msongo mkubwa wakati wa joto kali. Kula chakula chepesi. Wakati wa jua kali ningependa kula matunda yenye maji mengi kama tikiti na chungwa. Chakula kisicho na mafuta mengi. Chakula kizito huongeza joto mwilini. Pia ningependa kupumzika na kulala kidogo. Jua kali huchosha, ningependa kulala usingizi mfupi, kupumzika bila presha, kuepuka shughuli nyingi zisizo za lazima. Kupumzika ni sehemu ya kujilinda. Pia ningependa kusoma au kujifunza ndani. Badala ya kutoka nje ningependa kusoma vitabu, kusikiliza mafunzo, kujifunza kitu kipya na kwa utulivu. Hii hunifanya niendelea kukua bila kuathiri afya. Pia kutumia feni au hewa ya asili. Ningependa kukaa karibu na dirisha lenye upepo, kutumia feni kwa busara, kuepuka chumba kisicho na hewa. Hewa safi hupunguza msongo wa joto. Pia ningependa kujilinda dhidi ya jua moja kwa moja. Ningependa kuvaa nikitoka nje, kujikinga macho, kuepuka kukaa juani kwa muda mrefu. Hii hulinda ngozi za macho. Pia ningependa kufanya shughuli za utulivu. Shughuli ninazopenda wakati wa jua kali ni kutafakari, kuandika mawazo, kusikiliza muziki na utulivu. Shughuli hizi haziongezi joto mwilini. Pia ningependa kuwa makini na dalili za mwili. Ningejitazama, kizunguzungu, kichwa kuuma, uchovu kupita kiasi. Dalili hizi ni ishara ya kupumzika au kunywa maji zaidi. Kusaidia wengine kujikinga, wakati wa jua kali ningependa kuwakumbusha wengine kunywa maji, kuwashauri watoto na wazee wakae kivulini kushiriki elimu ya kujilinda. Hii hujenga mshikamano wa jamii Pia ningependa kufanya sanaa za ubunifu. Jua kali hunifanya nipunguze mwendo. Hivyo ningependa kufikiri kuandika, kupanga mipango ya baadaye. Ni muda mzuri wa mawazo si nguvu Pia ningependa kuepuka hasira na presha. Joto huongeza hasira, uchovu, kukosa subira. Ningejitahidi kuwa mtulivu na mnyenyekevu zaidi. Pia napenda kutumia jua kwa njia chanya. Ingawa ni kali jua pia husaidia kukausha nguo, husaidia pia kupata vitamin kwa kiasi, lakini kwa muda mfupi na kwa busara. Pia ningependa kujifunza kuhishi kulingana na hali ya hewa. Ningependa kupanga maisha yangu kulingana na mazingira, kutoilazimisha mwili. Hii ni ekima ya kuhishi. Kwa ufupi wakati wa jua kali, ningependa kujilinda, mwili wangu niutunze vizuri ili usije ukawa umezeeka. Pia ningependa kupumzika, ninywe maji kwa wingi, kukaa kivulini na kufanya shughuli nyepesi zenye manufaa. Jua kali si adui lakini inahitaji busara, jinsi ya kujiweka vizuri ili usije ukapatwa na madhara ya jua. Pia inahitaji nidhamu na kujijali. Kujijali vaa nguo ambazo hazileti joto mwilini sana, nguo ambazo hazikubani sana ili usije ukachomeka mwili wako. Ukijali mwili wako wakati wa jua kali, unajiandaa kwa afya bora ya muda mrefu. Pia wakati wa jua kali kunywa maji mengi ili mwili usije ukachoka haraka. Fanya kazi nyepesi nyepesi. Usije ukajikaza pale juani hadi mwili ukakauka Jipe muda wa kupumzika. Kunywa vitu vilivyo baridi but zisiwe baridi sana kwa sababu vitaathiri afya yako mafikiria yako na jinsi unavyopanga mwili wako.

Ndiyo unapenda kupanda milima na ningu. Kipenda kwanza kabisa kusema kwamba. Kupanda milima kuna nivutia kwa sababu ya ukaribu wake na mazingira ya sili. Milima mara nyingi imezungukwa na misitu, mito ndogo, miamba na mandhari ya kuvutia sana. Mwaka kwa njiani kupanda unasikia sauti za ndege upepo ukipuliza. Pitia majani na wakati mwingine sauti za wanyama porini kwa mbali. Hali hii hunipa hisia ya amani na utulivu ambao ni vigumu kupata katikati ya kelele za miji ya na shugli za kila siku. Ni kama kurudi kwenye asili halisi mahali ambako maisha yanatembea kwa mwendo wa polepole na kuyatafakari zaidi Pia napenda kupanda milima kwa sababu inanisaidia katika afya ya akili Kupanda milima kuna mchango mkubwa sana, safari ya kupanda inaitaji umakini Kuna unatazama unako kanyaga, unapima pumzi zako na unapanga hatua zako Hii huondoa mawazo mengi ya wasiwasi au msongo wa mawazo unaweza kuwa nao Wakati mwingine ni muda pekee ambao akili inapata mapumziko kutoka kwa simu, mitandao ya kijamii na presha za kazi au masomo Kupanda milima kuna saidia kutafakari maisha kupanga malengo na kujitambua zaidi Pia mi napenda kupanda milima kwa sababu nizoezi bora la mwili Kinahusisha matumizi ya karibu ya misuli yote ya mwili, miguu mikono, mgongo na hata misuli ya tumbo Kupanda njia zanyemuinuko husaidia kuimarisha moyo na mapafu, kuongeza stamina na kuboresha afya kwa ujumla jasho linapo tiririka unajua mwili wako unafanya kazi na baada ya safari ndefu, hisia ya kuridhika ujitokeza. Najisikia ya kwamba uko na uchovu lakini ni uchovu wenye furaha kwa sababu unatokana na juhudi za chanya. Pia mi napenda kupanda milima kwa sababu milima inanipa changamoto binafsi inayo usiana. Kila milima una ugumu wake, baadhi ni mirefu mingine ina njia ngumu na mingine ina hali ya hewa isio tabirika. Unapo fika sehemu ambayo miguu inauma na pumzi zinakua nzito kuna sauti ndani yako inayo sema usiendelee lakini unapo amua kuendelea hata kwa hatua ndogo ndogo unajifunza uvumilivu na nidhamu kufika kileleni ni ushaidi kwamba kwa subira na juhudi malengo magumu yanaeza kufikiwa hisia za kufika kileleni ni miongoni mwa hisia bora zaidi zinazo weza kuelezewa Unapo simama juu ya mlima an kuangalia mandharia yake pale chini Mabonde vijiji misitu au mawingu unahisi fahari na unyenyekevu kwa wakati mmoja. Ni fahari kubwa kwa sababu umefanikiwa na unyenyekevu kwa sababu unatambua iukubwa kwa asili ukilinganisha na wewe. Hapo ndipo mtu hutambua kuwa. Changamoto nyingi za maisha zinaweza kushindwa kama mtu ataendelea kusonga mbele. Pia kupanda milima hufundisha kazi ya pamoja. Hasa unapopandwa ukiwa na watu wengine, munasaidiana, muna imizana, na wakati mwingine muna subiri mmoja aliyechoka ili mwende pamoja. Hii ujenga mishikamano ya urafiki wa dhati. Mazungumzo yanayo fanyika njiani huwa ya kweli zaidi kwa sababu hakuna haraka, mnamuda wakusikilizana na kushirikiana uzoefu wa maisha. Hata hivyo mi napenda kukiri kwamba kupanda milima kuna changamoto zake. Kuna hatari za kuumia kubanwa na hali mbaya ya hewa au kupotea njia kama mtu ajaji andaa vizuri. Ndio maana maandalizi muhimu kama kuvaa mavazi sahihi kubeba maji ya kutosha, chakula na vifaa vya usalama. Changamoto hizi unifundisha umuhimu wa kupanga na kuwajibika kabla ya kuanza jambo lolote kubwa maishani. Pia, kupanda milima ni mfano wa maisha yenyewe. Maisha yana miteremuko na minuko. Kuna nyakati za mchovu, kukata tamaa na shaka, lakini pia kuna nyakati za ushindi, furaha, na kujifunia safari uliyo ifanya. Kupanda milima unikumbusha ya kwamba, si lazima nikimbie kufika kileleni haraka, lakini kilicho muhimu ni kuendelea kusonga mbele hata kama ni pole pole. Pia kupanda milima, ni shuguli ninayoipenda kwa sababu inachanganya afya ya mwili. Nafanya ya kwamba mwili wangu uwe sawa kila wakati kwa sababu ni mazoezi ambayo nafanya makali. Pia kuna ustawi wa akili, unapopanda milima unaeza pata nafasi mzuri ya kujifikiria na kujithatmini hali yako kama mtu ama binadamu. Pia inanipa mafunzo ya maisha ya kwamba, katika maisha kuna panda shuka, na zikija unazishugulikia aje. Pia inakupea furaha ya asili, saa zingine mwili unajawa burudani. Ni uzunifu unawo jenga tabia, unawo panua mtazamo wa maisha, na unawo nifanya nijione mwenye nguvu na shukran. Ndio maana nikipewa nafasi nitachagua tena na tena kupanda milima, kwa sababu kila safari inafunzo jipya na kumbukumbu isio sahaulika.

Kila siku mimi natumia njia mbalimbali za usafiri kulingana na mbali muda hali ya hewa na shughuli nazo kwenda kufanya. Hakuna ile njia mmoja ya kipekee naeza sema kwa naitegemea kila siku. Badala yake mimi huchanganya njia tofauti ili kufikia ufanisi usalama na urahisi wa kazi ambayo nafanya Kwanza kabisa mimi hutembea kwa mguu. Hii ni moja hapo ya njia za usafiri ninazotumia mara kwa mara asa kwa safari fupi, ninapotoka nyumbani kwenda sehemu zilizo karibu kama dukani, msokoni, ama kutembelea jirani mimi hutembea kwa mguu kutembea hunipa faida mingi ni bure ni salama kwa mazingira na ni nzuri kwa afya. Wakati natembea napata muda wa kufikiri kutazama mazingira ambayo nizunguka na pia napumzisha akili. Pia hunisaidia kufanya mazoezi mepesi bila kutenga muda maalum wa jimu Changamoto yake ni kwamba wakati mwingine hali ya hewa huwa ngumu na sa jua kali ya mvua lakini bado utegemea kutembea kwa sababu ya manufaa yake. Njia nyingine ambao mimi hutumiaga kwa usafiri ni usafiri wa uma kama bile mabasi na matatu. Hiyo ndio njia kuu ninayoitumia ninapokwenda safari za umbali wakati au mrefu. Hasa kwenda kazini, shule na shughuli za kila siku mjini. Usafiri wa uma uniraisishia kufika maeneo mengi bila gharama kubwa. Pia unipa nafasi ya kukutana na watu tofauti, kusikia habari za jamii na kuelewa maisha ya watu, watabaka mbali mbali. Wakati mwingine mimi natumia muda huo kusoma, kusikiliza mziki au kufikiria mipango ya siku. Pia mimi natumia usafiri wauma, ata kama uko na changamoto zake. Mara kwa mara kuna msongamano wa magari, foleni ndefu, kelele na wakati mwingine ucheleweshaji. Saa za asubuhi na jioni huwa ngumu zaidi kwa sababu, watu wengu wanakwenda au wanarudi kazini. Licha ya changamoto hizo bado ninauona usafiri wa umma kama njia muhimu na ya lazima katika maisha ya kila siku Asa kwa mtu anayejali gharama na mazingira Pia mimi hutumia pikipiki. Hasa ninapokuwa na haraka au ninapo kwenda sehemu mbazo magari hayawezi kufika kwa urahisi. Boda boda ni njia ya haraka sana ya usafiri hasa katika maeneo yenye foleni. Inaokoa muda na unifikisha karibu. Kabisa na ninapokwenda. Hata hivo. Ninakuwa mwangalifu sana ninapotumia boda boda kwa sababu ya maswala ya usalama. Ninahakikisha kwamba dereva anayeedesha kwa umakini na ninakofia ya usalama inapowezekana. Pia wakati mwingine, mimi utumia gari. Na hiyo ni chaguo langu, hasa kama safari ni ndefu. Ninamzigo au ninakwenda na watu wengine. Gari unipa faraja, faraha na uhuru wa kupanga ratiba yangu bila kutegemea muda wa usafiri wa umma. Pia unilinda dhidi ya mvua au jua kali. Hata hivo. Kutumia gari kuna gharama kubwa zaidi. Mafuta matengenezo na wakati mwingine maegesho. Pia uchangia msongamano wa magari na uchafuzi wa mazingira. Jambo linalo nifanya nisitumie gari kila siku bila sababu ya msingi. Wakati mwingine mimi utumia baiskeli. Hasa kwa safari za mazoezi au safari fupi, sizizo na haraka. Baiskeli ni rafika wa mazingira, ninafuu na nzuri sana kwa afya ya mwili. Inanipa uhuru wa kupita njia ndogo ndogo na kuepuka foleni. Changamoto yake ni usalama barabarani na ukosefu wa njia mahaluum za baiskeli katika maeneo mengi. Lakini bado ninaona kama njia muhimu ya usafiri wa siku za kawaida. Kwa ujumla, uchaguzi wa njia ya usafiri kila siku tegemea hali halisi ya siku hiyo. Ikiwa ninamuda wa kutosha, nitachagua kutembea au kutumia usafiri wa umma. Nikichelewa au ninaharaka boda boda huwa msaada mkubwa. Nikiwa na mzigo au safari ndefu. Gari inakuwa chaguo bora. Kila njia ina nafasi yake na umuimu wake. Kwa mtazamo mpana, njia ya usafiri ninazo tumia kila siku zinathiri maisha yangu kwa kiasi kikubwa. Zina niadhiri kimwili, kiakili, kifedha na ata kijamii. Ndiyo maana mimi ujaribu kufanya maamuzi ya busara. Kuchagua usafiri unao nisaidia kufika ninapo kwenda kwa wakati. Salama na kwa gharama nafuu. Huku ni kizingatia afya yangu na mazingira. Usafiri wa kila siku, si tu njia ya kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Bali ni sehemu muhimu ya mtindo wa maisha. Kupitia njia ninazo chagua najifunza uvumilivu, nidhamu ya muda na umuhimu wa kupanga. Ndiyo maana ninauchukulia usafiri wa kila siku kama jambo muhimu linalo changia sana ubora wa maisha yangu.

Mimi ninapendelea vitu vinavyorahisisha maisha na kunipa utulivu wa akili. Kwanza kabisa, mimi napendelea mpangilio na usafi. Mazingira yaliyo usafi hunifanya nijisikie huru kufikiri, kufanya kazi kwa umakini na kupumzika vizuri. Sipendi fujo nyingi kwa sababu hunichosha kiakili. Hata katika kazi au masoma, napendelea mpangilio mzuri wa ratiba, majukumu yaliyo wazi na malengo yanayoeleweka. Napendelea pia mawasiliano ya wazi na ya heshima. Nathamini watu wanao sema ukweli kwa utulivu, wanaosikiliza maoni ya wengine na wanao jua kujieleza bila kukashifu katika mahusiano, iwe ni kazi urafiki ya ukifamilia mimi napendelea kuelewana kuliko kushindana, mazungumzo ya kujenga hunipa motisha na kunisaidia kukua Kwa upande wa maarifa mimi napendelea kujifunza mambo mapya kila mara, navutiwa na maarifa yanayoongeza uwezo wa kufikiri, kutatua matatizo na kuelewa dunia kwa mapana zaidi Hii inaeza kuwa kupitia kusoma, kusikiliza maelezo ya wengine na hata kujifunza kupitia uzoefu wa maisha. Mimi napendelea maarifa yenye manufaa ya vitendo lakini pia yale yanayopanua fikra. Katika muda wa mapumziko mimi napendelea vitu vinavyonipa utulivu wa moyo. Hii inaeza kuwa kusikiliza mziki laini, kutazama filamu zenye ujumbe mzuri na kuwa mahali tulivu bila kelele nyingi. Sipendi sana mazingira yenye makelele makubwa au msongamano usio walazima. Isipokuwa pale panapohitajika kwa shughuli maalum Kwa upande wa chakula mimi napendelea chakula chenye ladha au ya wastani kisicho na pili pili kali kupita kiasi wala chumvi nyingi sana Napendelea chakula kinacho nipa nguvu na afya kuliko kile kinacho nifurahisha kwa muda mfupi tu Pia napendelea kunywa maji ya kutosha na vinywaji visivyo na sukari mingi Napendelea pia uhuru wa kupanga mambo yangu Sipendi kubanwa sana au kulazimishwa kufanya mambo bila kuelewa sababu yake Napenda kuwa na nafasi ya kutoa maoni kupanga muda wangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia mantiki au hali halisi uhuru huu hunisaidia kuwajibika zaidi Pia mimi katika teknolojia napendelea vifaa vya programu zilizo rahisi kutumia na zenye msaada wa kweli katika maisha ya kila siku Mimi huwa sipendi teknolojia inayonichosha au inayochukua muda mwingi bila faida ya wazi Napendelea matumizi ya teknolojia kama nyenzo ya kujifunza kuwasiliana na kurahisisha kazi Kwa ujumla, mimi napendelea vitu vinavyoleta uwiano uwiano, katika kati ya kazi na mapumziko, kati ya kuzungumza na kusikiliza Kila wakati unapozungumza na kwamba kuna mtu anakusikiliza hiyo inaleta uwiano, inaleta utulivu wa akili najihisi ya kwamba kweli kuna mtu ananijali Pia katika kusikiliza unapata kujua ni nini mtu anachotaka haswa ni nini kinachoendelea katika maisha ya mtu na ni lipi linalofaa kufanyika kati ya kujifunza na kutumia ujuzi pia napenda, napenda kusikiliza sana kwa sababu unaposikiliza mtu akikufunza, unapata ya kwamba umeweza kuelewa vitu mingi kuliko vile ungejifunza wewe mwenyewe, pia napendelea maisha yenye mwelekeo, maisha ambayo naona naelekea wapi. Kwa maana kama mtu huna mwelekeo katika maisho, unapata ya kwamba vitu mingi haviendi vizuri. Pia napenda kusikiza maana mbona mtu ameleta jambo fulani katika wakati fulani. Na nafasi ya kukua taratibu bila pressure zizizo za lazima. Pia mimi sipendi pressure. Hupenda kwamba kama kuna jambo ambalo nilifaa kulifanya, nafaa kuzungumza, nilifanye kwa utaratibu ili lisije likaniathiri kiakili. Pia mimi napenda mtu aliye na msimamo. Wakati unapata ya kwamba uko na msimamo, unapata ya kwamba mambo mengi, unaweza kuyaepuka kwa sababu ulikuwa na msimamo. Pia mimi napenda wakati mtu anaongea ukweli. Ukiwa unaongea ukweli, unapata ya kwamba kila kitu kiko sawa, kila mtu ako sawa, na katika kazi unayoifanya, katika urafiki unaopanga kujenga, unapata ya kwamba kila kitu kiko sawa, na katika maisha ya kila siku unapanga, unapata ya kwamba, unaweza kujiendeleza kwa vile vitu vyote ambavyo unavifanya.

Kujiandaa kwenye mkutano ni jambo muhimu sana kwa sababu ndilo linaloamua kama mkutano utakuwa natija au utapoteza mda. Mimi uona maandalizi ya mkutano kama mchakato unaoanza mapema kabla ya siku ya mkutano wa kuendelea hadi mda wa mkutano wenyewe. Kwanza kabisa, mimi kujiandaa kwenye mkutano huanza kwa kuelewa madhumuni ya mkutano. Ninapoalikwa kwenye mkutano miu jiulisa maswali kadhaa muhimu kama lengo la mkutano ni nini ni maamuzi gani ya natarajiwa kufanywa na mchango wangu unaitajika katika eneo gani. Hii unisaidia kutoingia kwenye mkutano bila mwelekeo. Kama agenda ya mkutano imetuma mapema miu isoma kwa makini ilinijue maada zitakazo jadiliwa na nipange mawazo yangu kulingana na kile kipengele cha agenda. Hatua ya pili mi ufanya ni utafiti na kukusanya taarifa. Kulingana na mada za mkutano ujitahidi kukusanya taarifa takwimu au nyaraka zinazo usiana na mada hizo. Kama mkutano unahusu ripoti za kanzi, miuangalia takwimu za hivi karibuni matokeo ya awali, changamoto zilizo jichokeza na mapendekezo ya maboresho. Kama ni mkutano wakupanga mipango, ujaribu kufikiria chaguo tofauti, faida na asara zake. Utaviti huu unipea ujasiri wa kuchangia hoja zenye msingi badala ya kutokuwa na maoni ya juujuu Mi pia hupanga hoja na mawazo yangu Baada ya kukusanya taarifa mi huandika kwa kifupi hoja kuuzi nazo taka kuchangia kwenye mkutano inaeza kuwa kwenye daftari siMU AU kompyuta Mimu huandika hoja kwa mtiriko mzuri ili iwe raisi kuzieleza wakati wa mkutano Pia mimi hujiandaa na mifano halisi ya uzoefu binafsi unaohusiana na mada ili kuimarisha hoja zangu Pia mimi huaanda maswali. Mkutano mzuri si kutoa maoni tu bali pia kuuliza maswali sahihi. Kabla ya mkutano mihu jiuliza ni mambo gani hayako wazi. Ni wapi naitaji ufafanuzi zaidi au ni maswala gani ya naeza kuwa na changamoto. Kuandaa maswali mapema hunisaidia kushiriki kikamilifu na pia kuonyesha kuwa nafuatilia kwa makini. Mimi huangalia maandalizi ya fifafia nyaraka. Kama mkutano ni waaina ana kwa ana mihu akikisha nina daftari kalamu na nyaraka zote muhimu. Kama ni mkutano wa mtandaoni mihu angalia mapema kama kifachangu kinafanya kazi vizuri, interneti ikosawa na programi ya mkutano imefunguka bila matatizo. Pia mihuhakikisha mazingira nitulivu ili nisingiliwe ya wakati wa mkutano. Mi pia upanga hoja na mawazo yangu Baada ya kukusanya taarifa mi uandika kwa kifupi hoja kuu zininazo taka kuchangia kwenye mkutano hujianda kwa msikivu, mwenye heshima na mwenye ushirikiano. Mihu ujiambia mapema kuwa si lazima kila mtu akubaliane na mawazo yangu na niko tayari kusikiliza maoni tofauti. Hii hunisaidia kuepuka mabishano ya siyo na tija na badala yake kujikuta kwenye suluhisho. Pia mimi huangalia muda na ratiba yangu. Mi hujiaanda mapema ili nisichelewe mkutano. Kama ni mkutano muhimu, mi ujiaribu kumaliza kazi nyingine kabla yake ili nisiwe na mawazo mingi ya nao nisumbua. Kufika mapema au kuingia mapema kwenye mkutano wa mtandaoni hunipa na fasi ya kujieka sawa na pia kuonyesha nidhamu. Siku ya mkutano inapokaribia, mi hupitia tena agenda na hoja nilizoandika. Hii hu nisaidia kukumbuka kwa haraka mambo muhimu na kuingia kwenye mkutano ni kiwa tayari. Wakati wa mkutano mihua ndika kumbukumu muhimu, maamuzi ya lio wafikiwa na majukumu ni lio pewa, ili ni siya sahau bada ya mkutana. Kujiandaa kwenye mkutano kwangu ni mchanganiko wa kuelewa lengo, kufanya maandalizi ya taarifa, kupanga mawazo, kuandaa maswali na kujieka tayari. Kiakili, kimazingilarna kila kitu maandalizi yao, nifanya nihisi kujiamini, kushiriki kikamilifu na kuchangia katika kufanikisha malengo ya mkutano. Kwa hivyo ni vizuri kila mtu unapoenda mkutanao ujiandae uwe na hoja zako kama kuna maswali uwe nayo upitie agenda ili usije ukajikuta kwenye hali mbaya wakati mkutano unaendelea. Pia ni vizuri uweke simu yako kando wakati wa mkutano ili hoja isije ikakupita ama wazo lisije likakupita linapo tolewa. Hii inasaidia pakubwa kuepuka kujirudia rudia kwenye mkutano na hivo inachangia pakubwa kufanya mkutano uwe shuari na kuendelea bila shida ye yote.

Kwangu mimi kuenda sinema ni moja ya njia ni nazo penda sana na kujiburudisha na pia kupumzisha akili yangu baada ya shughuli za kila siku. Siendi sinema kila siku lakini huwa ni naratiba yangu ambayo inanifanya nifurahie. Uzoefu huo bila kuathiri majukumu mengine ya maisha. Kwa kawaida napenda kuenda sinema takribani maramoja au marambili kwa mwezi. Mda huu huniruhusu kuchagua filamu nzuri na kuifanya safari ya sinema iwe tukio maalumu badala ya jambo kawaida sana. Ni kifanya hivyo kila mara ni napo enda sinema ninahisi kama ni zawadi au mapumziko maalumu yanayonipa Baada ya kufanya kazi au kutimiza majukumu yangu Hata hivyo kuna wakati ambao mimi wenda nikazidisha au nikapunguza idadi ya mara ninazo enda sinema kulingana na hali ya uchumi na hali ya kazi Kwamfano kama kuna filamu mpya ambayo nimeisubiri kwa muda mrefu au ambayo imepata sifa nyingi Naweza kuenda sinema hata marambili kwa wiki moja Hii utokea hasa pale ninapo kuwa na muda wa ziada au nikiwa likizo. Wakati walikizo sinema huwa kivutio kikubwa kwangu kwa sababu inanipa burudani bila kuchosha mwili sana. Kinyume chake kuna nyakati ambazo siendi sinema kwa muda mrefu, labda miezi miwili au zaidi. Hii utokea sana ninapo kuwa na majukumu mengi kazini, masomo au majukumu ya kifamilia. Katika hali kama hizi bado napenda filamu. Lakini uamua kuzitazama tazama nyumbani kupitia televisheni au simu. Hata hivyo, bado ninahisi kuna tofauti kubwa kati ya kutazama filamu nyumbani na kwenda sinema. Sababu moja kubwa inayonifanya nipenda kwenda sinema ni mazingira yake. Ukumbi wa sinema una screen kubwa sauti nzuri na hali ya utulivu ambayo hunifanya nijisikie kama nipo ndani ya filamu yenyewe. Hisia hizi siyo rahisi kuzipata nyumbani hata kama una televisheni nzuri. Pia kukaa kwenye kiti cha sinema uku taa zikiwa zimezimwa hunisaidia kuzingatia filamu kikamirifu bila usumbufu. Pia mimi ninapenda kwenda sinema kwa sababu ya uzoefu wa pamoja na watu wengine kucheka pamoja na watu usiowajua, kushtuka kwa pamoja kwenye filamu ya kusisimua, au kuhisi huzuni pamoja kwenye filamu ya kihisia. Kunafanya uzoefu wa sinema uwe wakipekee. Wakati mwingine mimi huenda na marafiki au ndugu, jambo ambalo hufanya tukio hilo liwe la kijamii zaidi na lenye kumbu kumbu nzuri. Haina ya filamu pia uathiri marangapi ninaenda sinema kwa mfano filamu za vitendo sayansi ya kubuni au filamu zenye athari kubwa za picha upendeza zaidi kutazama kwenye sinema kuliko nyumbani. Kwa filamu za kawaida au za mazungumzo mengi naweza kusubiri kuzitazama nyumbani. Hii hunifanya nichague kwa makini ni filamu zipi zinastahili safari ya kwenda sinema. Pia mimi huzingatia gharama. Kuenda sinema kuna hitaji pesa ya tiketi na mara nyingi chakula au vinywaji. Kwa hivyo si jambo ninalofanya mara nyingi sana bila kupanga. Napo panga bajeti yangu huwa naweka sinema kama burudani ya mara chache lakini yenye thamani. Hii unifanya niheshimu zaidi kila safari ninayoenda kwenye sinema. Kwa ujumla mimi napenda kuenda sinema mara chache lakini kwa ubora. Siingi sinema kila wiki bila mpango, bila kuchagua muda wa filamu, zinazo faa ili nipate furaha ya kamili Kwangu sinema si kutazama filamu tu, bali ni uzoefu wa kupumzika, kujifunza na kufurahia sanaa ya filamu kwanjia ya kipekee Mara nyingi unapata filamu nyingi ambazo mimi huenda najifunza mambo mengi zingine zinanipa hisia, zingine zinanifunza kuwa mvumilivu, zingine zinanifunza kuwa mwenye hekima wakati na shughulikia mambo hapa na pale kwenye jamii. Kwa hivyo sinema naipenda kwa sababu mara nyingi inanifunza vitu mingi, inanifunza uhusiano, baina yangu na wana jamii. Wakati mwingi unapopata ya kwamba mkopale wengi munangalia hiyo filamu, unapata ya kwamba kila mtu akitoka pale, kuna hisia fulani ndaniyake, kuna kitu amejifunza. Na kwa hivyo mimi hupenda kuenda pale ili niweza kujifunza mawili matatu ambayo yatakayo nisaidia katika jamii yangu. Pia kuna filamu zingine ambazo zinaonyesha hali ilivyo penyewe tunaishi saizi katika dunia tunaishi. Kwa hivyo unapata imekupea mtazamo tofauti wa dunia, mtazamo tofauti wa watu wa tajuba fulani, mtazamo tofauti wa wale ya watu wa jamii fulani. Kwa mfano unapata ya kwamba kuna wakati umekuwa ukisikia jambo kuhusu jamii fulani, lakini unapo ona filamu yao inakupa mwanzo mpya, inakupa muamko mpya. Kwamba hii jamii kulingana na vile nimekuwa nikisikia na vile nimeona kwenye filamu mambo ni tofauti sana kwa hivyo unapata kwamba imekupa mtazamo tofauti imekupa hali tofauti jinsi ya kuwafikiria na jinsi ya kuwatathmini na kuwaamini katika jamii.

Ndiyo ni natumia mitandao ya kijamii lakini matumizi yangu yako katika mipaka na hua na lengo maalum. Situmii tu kwa mazoea au kupitisha muda bila mpangilio. Bali ujitahidi kuitumia kwa njia enye manufa katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa mitandao ya kijamii ninayo itumia zaidi nikama Whatsapp, Youtube na Facebook. Kila mtandao na matumizi yake maalum kwangu kwa mfano, Nikija kwa Whatsapp miu utumia zaidi kwa mahasiliano ya karibu kama familia, marafiki na vikundi vya kazi Hapa ndipo ninapata tarifa za haraka kushirikia na mawazo na kupanga shuguli mbali mbali Kwangu kutumia umtando si burudani sana bali ni chombo muhimu cha mahasiliano Pia mimi utumia Facebook na Instagram huizi uzatumia zaidi kwa kupata tarifa kufuatilia abali na kuona kinachoendelea kwa marafiki au jamii kwa ujumla Kupitia mitandao hii miu ujifunza mambo mapya kama vile biashara ndogondogo, ilimu, afya na hata ujasirimali Maranyingi miu ujiunga na makundi yenye maudhui yanyao ni jenga ili nipata marifa badala kutumia muda mwingi kusoma mambo ya sio na maana. Mimi utumia mitandao wa youtube na upenda sana kwa sababu unanipa fursa ya kujifunza kwa vitendo, wangalia video za mwafunzo mihadhara maujiano na vipindi vya ilimu. Kama nataka kujifunza ujuzi mpya au kuelewa mada fulani kwa kina, YouTube unisaidia zaidi kuliko mtandao mingine. Pia uangalia burudani kama mziki au ufilamu fupi lakini kwa kiasi. Mda na utumia kwenye mtandao wa kijami miu jitahidi kuwa nanidhamu. Situmii mda wote wa siku, maranyingi uingia subui kidogo kuangalia ujumbe umuimu, mchana ujioni kwa mda ufupi na wakati mwingine usiku. Uwa na jipangia muda ili ni siniathiri kikazi kima somo na pia usingizi. Kama nikiona na tumia muda mungi kupita kiasimi ujaribu kupunguza au kuzima simu kwa muda. Sababu moja kupo inayo nifanya ni tumie mitandao ya kijami ni kupata tarifa kwa haraka habari nyingi utangazwa kwanza kwenye mitandao ya kijami kabla hata kwa vyombo vyabari vyakawaida. Hii unifanya ni juwe kinacho endelea duniani nchini au katika jami yangu kwa wakati. Hata hivyo uwa makini kuchuja tarifa na kutoamini kila ninacho kiona au kukisikia. Pia mimi utumia mitandao ya kijami kwa kujenga mahusiano. Kupitia mitandao hii naweza kuwasiliana na watu ambao wako mbali ama kijiografia. Hii umarisha usiano na wandugu na marafiki wa zamani. Na hata watu wapya wanawishiriki maslahi yangu, mitandao ya kijami unifanya nijisikie kuwa karibu na watu hata kama atuko karibu kimwili. Pia mimi nafamu pia changamoto za mitandao ya kijami. Inaweza kupoteza muda kama uitumi vizuri, inaweza kuleta utegemezi au hata kuathiri afya ya akili kama aitumiki vizuri. Ndiyo maana miu jitahidi kuepuka mabishano yasio na maana, lugha za chuki na kulinganisha maisha yangu na ya wengine. Mimu ujimbia kuwa kile na kinacho onekana mtandaoni si picha kamili ya mtu ya maisha. Upande wa kushiriki maudhui, si mtu wa kuchapisha kila kitu. Kinacho ni husu. Uwa nachagua kwa makini, ninacho kishiriki. Napendelea kushiriki mambo ye nyemaana ya kuelimisha kwa sababu mtandao nafaa kutuelimisha na pia itupe mwelekeo kamili. Au sa zingine naweza kumsaidia mtu mwingine. Faraha ni jambo muhimu kwangu. Hivyo siweki kila undani wa maisha yangu adharani. Kwa sababu hapa penye mitando ikiwa kila kitu chako kiko hadharani unapata kwa mba mara nyingi. Watu ambao hata uwajui waezakuwa wanajua mambo yako ya ndani na haita kuwa vizuri kwa muanekano wako na pia kwa maendeleo yako. Mimi ni natumia mitandao ya kijami kama chombo cha mawasiliano. Mimi utumia simu kuwasiliana. Pia mitandao ya jamii unipa ilimu. Kila wakati ni kingia mitandaoni pale kuna jambo nitapata ambalo ni la kuelimisha na linufaisha. Na pia mi utumia mitandao ya kijamii kwa burudani ya kiasi. Wakati mingine miu usikiza mziki kwenye mitandao ya kijami wakati mingine miu angalia video hii inayona kama faida kubwa ikiwa itatumika kwa hekima lakini pia inaeza kuwa asara kama itatumika vibaya ukijipata ya kwamba wakati mingi huko mtandaoni unangalia hizi video unangalia mambo ya hapa na pale napata kwamba wakati mwingi akili yako ikopale wezi kuwa mwaminifu ataka sini kwa mda wako ndio maana miu jitahidi kwa mtu miaji mwema na fahamu ni kwa nanidhamu na malengo Kwangu mtandao ya kijamii ni sehemu ya maisha ya kisasa lakini sio maisha yangu yote Kuna wakati mwingine naezakaa bila ata kuangalia mtandao kwa sababu naamini kwamba maisha yangu hayategemei mtandao na wakati mgini kuna habari za dharura na zipata pale na zinanisaidia kama pale kaa kazini na pata ujumbe mpupi na pata barua pepe na hii na nsaidia sana kwenye kazi.

Mimi husoma habari mtandaoni kupitia vianzo mbali mbali na huwa nachagua kwa makini ni wapi napata taarifa ili niwa na uelewa mpana sahihi na wakuwaminika. Katika dunia ya leo ambapo habari zinasambaa kwa kasi sana naiyona ni muhimu sana kuchuja vianzo na kutegemea vile vinavyo toa taarifa sa uwalizia na uwiano. Kwanza kabisa mi utegimea tovuti za viombo vikuu vya habari. Hizi ni tofuti za magazeti na vitu vya television au redio ambavyo vina historia ndefu ya uwandishi wa habari. Kupitia tofuti hizi mi upata habari za kitaifa, kimataifa siyasa, michezo uchumi na maswala ya kijamii. Napenda tofuti hizi kwa sababu maranyingi habari zao, hupitia mchakato wa uhariri, ili upunguze uwezakano wa kupata taarifa za uongo au zilizo potoshwa. Pia mimi husoma habari kupitia programu za simu za habari. Programu hizi huniaririshia kupata habari kwa haraka. Hasa ninapo kuwa safarini au sina muda kufungua kompiuta. Faida ya programu hizi ni kwamba hunipa taarifa kwa wakati kupitia arifa. Hivyo najua kinacho endelea bila juhudi kubwa. Hata hivyo huwa nachagua ni arifa zipi nipokee ili nisiwe na usumbufu mwingi. Mitandao ya kijamii pia ni chanzo kingine nachotumia kusoma habari Lakini hapa huwa makini zaidi Maranyingi habari uwonekana kwanza kwenye majukuwa kama Facebook na WhatsApp kabla ya kuthibitishwa rasmi Napo patana na habari mitandaoni kupitia mitandao ya kijamii Huwa si ichukui kama ukweli ya moja kwa moja Huwa nachukua kama ishara ya kutafuta chanzo na cha uhakika zaidi Kisha huenda kwenye tofuti za habari kudhibitisha Mimi pia napenda kusoma habari kupitia blogu au tovuti maalum zinazo jikita kwenye mada fulani. Kwa mfano kuna tofauti zinazo jikita kwenye uchumi, teknolojia, afya na elimu. Yakwamba nikitaka kupata habari za uchumi, ntaziangalia pale. Pia nikitaka kupata za teknolojia, pia ntaziangalia pale pale kwenye hio tovuti. Habari kutoka kwenye vianzo hivi hunipa uchambuzi wa kina zaidi kuliko taarifa za juju. Hata kama siyo zote zinaaminika kwa asilimia mmoja. Hii unisaidia kupanua mtazamo wangu na kunifanya nifikirie kwa undani zaidi kuhusu maswala fulani. Youtube ni chanzo kingine cha habari kwangu. Hasa kwa mahojiano, makala za uchambuzi na taarifa zilizo elea kwa njia video. Napenda video kwa sababu zina nisaidia kuelewa habari kwa haraka hasa maswala magumu kama siyasa au uchumi. Hata hivyo kama ilivyo kwa mtandao ya kijamii huwa nachagua kwa makini vituo na waandaji wa maudhui ninae wafuatilia lugha pia uathiri vianzo navyotumia kusoma habari kwa kiswahili au kingereza kiswahili unisaidia kuelewa kwa undani maswala ya ndani na kijamii Huku kingereza hunipa upana wa habari za kimataifa kusoma kwa lugha zote mbili unisaidia kupata mitazamo tofauti kuhusu Tukio moja sababu moja kubwa inayo nifanya nipenda kusoma habari mtandao ni urahisi na upatikanaji wa taarifa kwa wakati. Tofauti na magazeti ya karatasi au redio ambazo zina muda maalum, mtandao unipa habari saa yoyote ninapotaka. Pia unipa fursa ya kulinganisha habari kutoka vianzo tofauti, jambo ambalo unisaidia kuepuka upendeleo au propaganda. Hata hivyo huwa najitahidi kusoma sana kwenye habari kiasi cha kuathiri hisia au mawazo yangu. Kuna nyakati habari nyingi, hasa za migogoro au matatizo zinaweza kuleta msongo wa mawazo. Katika hali kama hizi, mimi huamua kupunguza kusoma habari kwa muda na kujikita kwenye mambo ya chanya au ya kujijenga. Mimi mara nyingi husomea habari mtandaoni kupitia mchanganyiko wa tovuti za viombo vya habari. Program za simu zinanisaidia sana kwa haraka wakati unapata kwamba niko na internet. Mitandao ya kijamii pia unisaidia sana. Blogu maalumu na video za uchambuzi pia zinanisaidia sana. Kilicho muhimu zaidi kwangu si chanzo kimoja, bali uwezo wa kuchuja taarifa. Wakati napo angalia taarifa mara kwa mara mi, huiangalia kwa makini, ili nisije nikapata habari potovu, ama nisije nikasambaza habari potovu. Kwa hivo, niwajibu wa kila mtu kuchuja taarifa, pia mimi utafuta uthibitisho wa ukweli. Na angalia kama hilo jambo ni la hakika kabla nimuelezee jirani yangu ama nimulize mtu na kuelewa habari kwa mtazamo mpana naangalia habari kwa mtazamo mpana zaidi mazuri yake na mabaya yake. Kwangu, kusoma habari mtandaoni, si tu kupata taarifa. Bali, ni njia kujifunza, jinsi ya kuangalia maswala, jinsi ya kupatiana mrejesho wa kweli. Kufikiri kwa kina, pia unisaidia. Napo angalia habari, mi ufikiria kwa kina, madhara ya hii habari. Ni nini kilifanya hii, kuwe na hii chanzo. Na kina kuwa na raia muema ufahamu. Hii inanisaidia niwe raia muema na nifahamu ninacho kisambaza kwenye habari.

Hapana mimi siishi mahali nilipozaliwa ingawa? Mahali nilipozaliwa ina nafasi ya pekee sana moyoni mwangu. Maisha yamenipileka kuishi sehemu nyingine tofauti kabisa. Uamuzi wa kuondoka huku kwa ghafla bali hutokana na mchanganyiko wa sababu za kielimu, kiuchumi, kijamii na hata kibinafsi. Kwanza kabisa sababu ya kuondoka nilipozaliwa ilikuwa masomo. Baada ya kumaliza elimu ya msingi na sekondari nilipata fursa ya kuendelea na masomo yangu katika eneo lingine lenye taasisi bora zaidi za elimu. Mahali nilipozaliwa kulikuwa na shule chache na fursa finyu za elimi ya juu Hivyo kuhamia kwingina kulionekana kama hatua muhimi ya kujijengea mustakabali mzuri. Uamuzi huo haukuwa rahisi hasaa kwa sababu ulinieka mbali na familia na marafiki niliokuwa nimezoa tangu utotoni. Pia sababu za kiuchumi na ajira Zilichangia kwa kiasi kikubwa nilipohamia eneo jipya, Niligundua kuwa kulikuwa na fursa nyingi zaidi za kazi, biashara na kujiajiri. Mahali nilipozaliwa kulitegemea shughuli chache za kiuchumi. Jambo lililofanya hiyo vigumu kwa vijana wengi kupata ajira na kuanzisha miradi yao. Kuhamia sehemu nyingine kulinipa nafasi ya kupanua mawazo, kujifunza ujuzi mpya na kukutana na watu waliokuwa na mitazamo tofauti kuniliko, kuhusu kazi na hata maisha kwa ujumla. Mazingira ya kijamii na kimaisha pia yalikuwa sababu nyingine. Maisha ya mahali nilipozaliwa yalikuwa ya utaratibu na ya kawaida sana. Ingawa hilo lina faida zake kama utulivu na mshikamana wa kijamii. Nilihisi hitaji la kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Kuishi sehemu nyingine kulinipa fursa ya kukutana na tamaduni tofauti, lugha mbalimbali na mitindo mipya ya maisha. Uzoevu huu umenisaidia kuwa mtu mwenye uvumilivu zaidi, anayeelewa tofauti za watu na anaye shimo mtazamo mbalimbali. Hata hivyo, kuishi mbali na nilipozaliwa kumekuja na changamoto zaki. Moja ya changamoto kubwa ni hisia za upweke, hasa mwanzoni. Kukosa uwepo wa familia karibu kukosa chakula cha nyumbani na kukosa mzunguko na mazungumza ya kawaida ya watu uliokulia nao ni jambo linaloumeza. Pia ilichukua muda kuzoea mazingira mapya, kanuni mpya na hata tabia za watu wa eneo jipya. Wakati mwingine nilihisi kama mgeni hasaa pale nilipokutana na watu wasiokuwa tayari kukubali na kuelewa tofauti zangu kwa sababu mi natoka jamii tofauti. Changamoto nyingine ni gharama ya maisha. Maeneo mengi yenye fursa nyingi pia huwa na gharama kubwa zaidi za maisha. Kodi ya nyumba usafiri na mahitaji ya kila siku yalihitaji nidhamu ya kifedha na mipango madhubuti. Ilibidi nijifunze kupanga bajeti, kueka akiba na kuishi kwenye kiasi ili kuepuka msongo wa mawazo unaotokana na matatizo ya kifedha. Pamoja na changamoto hizo faida za kuishi mbali na nilipozaliwa ni nyingi. Kwanza nimekua kiakili na kihisia. Kuishi pekee yangu au mbali na familia kumeimarisha uwezo wangu wa kufanya maamuzi kuajibika na kujitegemea. Pili nimepata marafiki wapya katika mitandao ya kijamii ambayo imenisaidia katika kazi na maisha binafsi. Pia nimejifunza kutathmini zaidi mahali nilipotoka kwa sababu ya umbali ninaiona thamani ya familia utamaduni na mila zangu kwa macho mapya. Licha ya kuishi sehemu nyingine sijasahau mahali nilipozaliwa. Najaribu kurudi mara kwa mara, kuwasalimia ndugu na marafiki na kushiriki katika shughulu za kijamii inapoezekano. Mahali nilipozaliwa bado ni nyumbani kwangu moyoni. Mahali paliponijenga kuwa mtu niliye leo. Kuishi kwingine hakumaanishi kukataa asili yangu. Bali ni njia ya kupanua upeo wa maisha huku nikibeba utambulisho wangu. Hapa ninapoishi si mahali nilipozaliwa lakini uamuzi huo umekua mchango mkubwa katika ukuwaji wangu binafsi. Nimeweza kuwa na marafiki wengi, nimeweza kuwa na kiakili nimeweza kunawiri vizuri, kital auma pia nimeza kuongeza elimu na pia kipato nimeweza kuongeza faida na pia katika kijamii nimeweza kuwa na marafiki wengine wapya mahali ambapo nimeweza kujitengea kuishi Nimejifunza kuwa maisha ni safari na wakati mwingine lazima uondoke ulipo ili ujitambue zaidi ujiendeleze na hatimaye urejee ukiwa mtu bora zaidi. Kwa hivyo ni vizuri saa zingine ukiongelea kwamba mahali ulipozaliwa nafasi hazipo nyingi usijikite pale sana. Ni vizuri uondoke, uende ukajitaftie kwingine, uende ukajifunze tamaduni zingine, uende ukajifunze hata kupika vyakula vingine na jamii zingine, uende ukatangamane na jamii zingine. Ujue mila zao na desturi zao ndipo uweze kuheshimu ya kwamba Ingawa tuko tofauti desturi ni muhimu na mila za watu ni vizuri kuzitunza.

Wakati mwingine ndio napenda kuzungumizia na wakati mwingine hapana napenda kuzungumzia siasa kwa tahathari na kwa mipaka fulani siasa ni mada muhimu sana katika maisha ya jamiii yeyote kwa sababu inaathiri karibu kila eneo la maisha ya mwananchi uchumi elimu afya usalama haki na maendeleo kwa ujumla hata hivyo jinsi ninavyopenda au sipendi kuzungumzia inategemea mazingira madhumuni ya mazungumzo na namna mjandala unavyoendeshwa. Kwanza kabisa napenda kuzungumzia siasa kwa sababu ni chombo cha uelewa wa jamii. Kupitia siasa mtu anaweza kuelewa kwanini mambo yako jinsi yalivyo. Kwanini huduma fulani hazipatikani kwa urahisi. Kwanini kuna tofauti za kiuchumi kati ya watu au nina. Kwanini sera fulani zinaathiri maisha ya wananchi kwa njia chanya au wasi. Mazungumzo ya siasa yanapofanywa kwa lengo la kujifunza na kuelewana. Hiyo hufungua akili na huongeza ufahamu wa mtu kuhusu haki na wajibu wake kama raia. Pili siasa husaidia kujenga uwezo wa kufikiri kwa kina. Mjadala wakisiasa mzuri unahitaji mtu asikilize hoja tofauti, achambwue taarifa, ajiulize maswali, na atoe maoni yenye msingi. Hii hunisaidia kukuza fikira huru na kuepuka kukubali mambo kwa upofu. Kupitia siasa mtu hujifunza kutofautisha propaganda na kweli. Ahadi na utekelezaji na masilahi binafsi dhidi ya masilahi ya uma. Napenda pia kuzungumizia siasa pale inapohusisha maendeleo na suluhisho. Mazungumzo yanayolenga namna ya kuboresha elimu, afya ajira kwa vijana, usawa wakijinsia au kupambana na ufisadi hunivutia zaidi. Siasa isiyo na matusi, chuki au upendeleo wakipofu, huwa na nafasi kubwa ya kuleta mawazo mapya na mabadiliko chanya. Katika hali hii, siasa huonekana kama mjadala wakitaifa, unaolenga kujenga si kubomoa. Pia, sipendi kuzungumzia siasa inapogeuka kuwa chanzo cha mgogoro na chuki. Mara nyingi mijadala ya kisiasa hujaza jasiba matusi au kushambuliana kwa msingi wa kikabila, kidini au kibinafsi. Katika mazingira kama haya siasa hupoteza maana yake ya msingi ya kuhudumia wananchi na badala yake kuwa chombo chukugawanya jamii. Hali hiyo hunifanya nijizuie sana kuingia kwenye mijadala ya aina hiyo kwa sababu inaleta msongo wa mawazo na kuvuruga mauhusiano. Changamoto nyingine ni kwamba siasa mara nyingi hujaa taarifa sizizo sahihi. Watu hueneza uvumi habari za uongo au taarifa zinazopotoshwa kwa makusudi ili kulinda masilahi yao. Kuzungumzia siasa bila ukweli ni vyanzo vya sahihi kunaweza kuwapotosha wengine na kuleta hofu au hasira zisizo na msingi. Ndio maana napendelea siyasa inayozungumzwa kwa kutumia hoja ushahidi na heshima kwa mitazamo tofauti. Pia mazingira ya mazungumzo yana umuhimu mkubwa. Si kila mahali panapofaa kwa mjadala wakisiasa. Kuna wakati siasa inaweza kuvuruga umoja wa familia, urafiki, au hata mazingira ya kazi. Katika hali kama hizi, huwa nachagua busara kuliko kushinda hoja. Na amini siasa ni muhimu lakini amani ya kijamii na heshima kati ya watu ni muhimu zaidi. Kwa upande mwingine napenda kuzungumzia siasa kama njia ya kuwahamazisha watu kuwa raia wema. Kuwahimiza kuwa washiriki katika maamuzi ya kitaifa, kuelewa haki zao, kupiga kura kwa uelewa. Wakati unapata kwamba mwanaraia anapiga kura kwa uelewa inamsaidia pakubwa sana. Ili asije akamchagua kiongozi ambaye hawezi msaidia. Kiongozi ambaye hawezi ileta huduma karibu naye. Pia unapomuelimisha mtu unapata ya kwamba ameweza kufanya uamuzi wa busara pale ambapo anaenda kumchagua kiongozi wake. Pia inafanya mtu awajibike. Unapo waelimisha watu viongozi wenyewe hupata kujua ya kwamba hawa watu wako na elimu na hivyo wanawajibika. Hii ni sehemu muhimu ya mazungumzo ya kisiasa yenye afya. Siasa inapochukuliwa kama jukumu la kila raia. Si kama vita vya maneno huwa na manufaa makubwa kwa taifa. Napenda kuzungumzia siasa kwa kiasi, kwa busara na kwa lengo jema. Sipendi siasa za matusi kwa sababu hazijengi, zinasorotesha uchumi na zinaharibu muda. Pia zinaleta chuki na upendeleo wa kipofu. Unapata ya kwamba mwana siasa fulani hafanyi kazi vizuri. Lakini kwa sababu ya upendeleo wa kipofu, ameweza tena kupewa jukumu la kuwaongoza wananchi ama wanajamii fulani kwa sababu ambazo wazieleweki. Lakini napenda siasa ya hoja, maarifa na maendeleo. Wanasiasa wote ambao wanafanya maendeleo na wako na maarifa mimi nawapenda sana na napenda kusikiza mijadala yao kwangu siasa si suwala la kushinda mjadala bali ni fursa ya kuelewa jamii, kujifunza kutoka kwa wegine na kuchangia mawazo yanayoweza kuleta mabadiliko chanya endapo itazungumziwa kwa heshima na nia njema siasa ni mada yenye dhamani kubwa sana katika maisha ya kila siku ya kila mwananchi aliye huru.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe ya siku ya kuzaliwa kwa sababu ina maana ya kipekee sana katika maisha yangu na hunigusa kihisia, kijamii na kiakili. Siku ya kuzaliwa si ya kuhusu keki tu, zawadi au shangwe. Bali ni wakati wa kutafakari safari ya maisha, kushukuru na kusherehekea uhai. Kwanza kabisa siku ya kuzaliwa ni sherehe binafsi lakini pia ni ya kijamii. Ni siku inayomlenga mtu mmoja lakini huwaleta pamoja watu wengi waliomzunguka. Familia, marafiki, wapendwa. Ninawapenda kuona watu, pia wanaonijali wakitenga muda wao kuniombea, kunitakia mema au hata kunitumia ujumbe mfupi wa heri ya siku ya kuzaliwa. Hata ujumbe mdogo hunipa hisia ya kuthaminiwa na kukumbukwa, jambo linaloongeza furaha na kuimarisha mahusiano. Pia siku ya kuzaliwa hunipa nafasi ya kutafakari maisha. Huwa najitenga kidogo na shughuli za kawaida ili kujiuliza maswali muhimu, nimefika wapi, nimejifunza nini katika mwaka uliopita. Nimefanikiwa wapi na nimekosea wapi. Tafakari hii hunisaidia kuweka malengo mapya na kujirekebisha pale inapohitajika. Kwa mtazamo huu sherehe ya siku ya kuzaliwa ni si kelele tu bali ni darasa la maisha. Pia napenda unyenyekevu wa sherehe hii. Sihitaji sherehe kubwa au ya gharama kubwa ili nijisikie furaha. Wakati mwingine chakula kidogo, muziki ninaoupenda na watu wachache wa karibu vinatosha kabisa. Napenda sherehe yenye utulivu, mazungumuzo ya kweli na vicheko vya dhati. Hii hunifanya nijisikie huru na nikiwa mimi mwenyewe bila presha ya kuonyesha au kushindana. Siku ya kuzaliwa ni sherehe ya shukrani. Ninashukuru kuwa kwa uhai, afya, familia, marafiki na hata changamoto nilizopitia kwa sababu nazo zimenijenga. Si kila mtu hupata fursa ya kuhesabu miaka hivyo kila siku ya kuzaliwa hunikumbusha kuwa maisha ni zawadi. Hisia hii hunifanya nijaze moyo wa shukrani badala ya malalamiko. Pia napenda siku ya kuzaliwa kwa sababu namna ninavyoisherehekea ni tofauti. Hii hutegemea na hali ya mazingira. Wakati mwingine napenda kusherehekea nyumbani na familia nikila chakula cha nyumbani na kushiriki hadithi za zamani. Wakati mwingine napenda kutoka nje na marafiki. Labda matembezi ya kawaida, chakula cha pamoja au shughuli ndogo ya kujiburudisha. Kilicho muhimu zaidi kwangu si mahali, bali watu niliopo nao na hisia za furaha na amani. Napenda pia kuifanya hii siku ya kuzaliwa iwe siku ya kutoa. Si kupokea tu. Wakati mwingine naeza kusaidia mtu kutoa mchango mdogo kwa mwenye huitaji, au kutoa shukurani kwa mtu aliyenisaidia katika maisha. Hii hunipa furaha ya ziada kwa sababu hunifanya nitambue kwa kusherehekea maisha yangu, kunaweza pia kuwa baraka kwa wengine. Isiwe kwamba siku ya kuzaliwa ni baraka tu unahitaji kutoka kwa watu na wewe hubariki watu. Wakati mwingine naweza tembelea hata watoto ambao hawana chakula, manguo, na niwapelekee pale ili niweze kuwabariki na mi nijihisi furaha moyoni mwangu. Nikilinganisha na sherehe nyingine kama harusi, siku kuu za kitaifa au sherehe za kidini, siku ya kuzaliwa hunigusa moja kwa moja. Sherehe nyingi ni za pamoja na zina taratibu maalumu lakini siku ya kuzaliwa hunipa uhuru wa kuamua jinsi ya kuisherehekea kulingana na hali yangu ya kihisia na kifedha. Hakuna shinikizo, hakuna ushindani, ni mimi maisha yangu na watu ninaowapenda. Iwe ya kwamba nina pesa ama sina, vile nitasherehekea siku yangu ya kuzaliwa ni mimi kuamua. Marafiki yangu hawawezi niamulia, mimi ndio kuamua lakini kama wataamua wao wataleta zawadi na watajileta pale pia. Sherehe ninayoipenda zaidi ni siku ya kuzaliwa kwa sababu ina maana pana kuliko furaha ya muda mfupi. Ni sherehe ya uhai. Siku ya kuzaliwa ni inanikumbusha ya kwamba hiyo ndiyo siku nilipata uhai. Pia na inanipa tafakari. Wakati mwingine mi huwa nafikiri, nimetoka wapi naelekea wapi na niko wapi. Ni nini sijafanikiwa kufanya vizuri na tatizo linatokea wapi. Na ni yepi yale ambayo naeza yabadilisha ili mambo yawe shwari. Pia ni siku ya shukurani. Mi hutoa shukran kwa wazazi, kwa marafiki, wale wote ambao wamefanikisha maisha yangu kufika hapo. Nawapa shukurani. Pia ni matumaini ya mambo mapya. Kila mwaka unapoanza, kila mtu anatumainia mambo mapya, mambo mazuri kufanyika katika maisha yake. Na hivyo basi tunampa mungu shukurani. Kila mwaka unapofika, unanikumbusha kuwa bado nina nafasi ya kukua, nafasi ya kubadilika na kufanya mema zaidi. Ndio maana kwangu, siku ya kuzaliwa ni sherehe, si sherehe ya kawaida, ni alama muhimu ya safari ya maisha yangu, na pia ni alama muhimu katika, mianzo mpya katika maisha yangu. Kila kitu naanza upya, mwaka unapoanza katika maisha yangu, najiwekea yale ambayo nafaa kufanya kabla mwaka ukamilike.

Ndiyo kuva saa ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku na umuhimu wake unaonekana katika nyanja nyingi za maisha na mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Sa si pambo tu bali mchombo cha nidhamu mpangilio na uwajibikaji. Mimi navaa sa kwa sababu ya usimamizi wa mda. Muhimu mkubwa wa kuvaa saa si kusaidia kusimamia mda vizuri. Mda ni raslimali ya dimu ambayo hairejesheki. Mtu anayevaa saa huwa ana huwa na uwelewa wakati alipo na mda aliobaki kufanya jambo fulani. Hiyo hunisaidia kuanza kazi kwa wakati, kuipa kuchelewa kwenye miadi na kupanga shughuli za siku kwa usahihi. Pia nidhamu binafsi. Kuva saa kunakuza nidhamu ya maisha mtu anayeangalia saa mara kwa mara hujifunza kutathmini mda wake na wa wengine hujenga tabia kuheshimu ratiba kuwajibika kwa ahadi kuwa makini katika matumizi ya mda. Nidhamu ya mda mara nyingi huambatana na mafanikio kazini, shuleni na hata katika biashara. Pia, ufanisi kazini na shuleni. Katika mazingira ya kazi ya au masomo, saa ni kifaa muhimu sana. Inawazesha mtu kujua mda wa kuanza na kumaliza kazi kupanga mapumziko na kuweka vipaumbele. Watu wanaotumia mda wao vizuri huonekana kuwa waaminifu wachapa kazi na wanaojituma zaidi. Pia mimi hutumia saa kuipuka kutegemea simu kupita kiasi. Ingawa simu zinaonyesha mda kuvaa saa hupunguza utegemezi wa simu. Hii ni faida kwa sababu inapunguza usumbufu wa mitandao ya kijami. Inasaidia kuzingatia kazi au mazungumzo na pia inakuza adabu, hasa unapokuwa na watu. Kwa mfano kuangalia saa mkononi ni heshima zaidi kuliko kutoa simu katikati ya mazungumzo. Pia ni afya ya mtindo wa maisha. Saa za kisasa, hasa saa za kidigitali, husaidia kufuatilia mda wa mazoezi, mapigo ya moyo, hatua unazotembea na mda wa kulala. Hii husaidia mtu kuboresha afya yake na kuishi maisha yenye mpangilio mzuri. Pia ni mtindo na taswira binafsi, saa pia ni sehemu ya mtindo na mwonekano. Mimi nikitumia inaongeza haiba na kujiamini kulingana na aina ya saa. Saa ya ngozi huonyesha umakini na utu uzima. Saa ya michezo huonyesha mtu anayependa mazoezi na pia saa ya chuma huonyesha umaridadi wa weledi. Kwa wengi, saa ni utambulisho wa tabia na ladha ya mtu. Pia ni usalama na tahadhari. Kujua mda ni muhimu kwa usalama. Inasaidia kuepuka kuchelewa, kurudi nyumbani kupanga safari salama, na kujua mda wa hatari kama usiku sana. Hii ni muhimu hasa kwa wanafunzi, wafanyakazi wa zamu na wasafiri. Pia inakuza uwezo wa kujipanga. Mtu anayevaa saa hujifunza kupanga maisha yake kwa mda mrefu. Huwa rahisi kueka malengo ya mda mfupi na mrefu kufwatilia maendele kujipima katika matumizi ya mda. Kupanga mda ni msingi wa mafanikio ya mda mrefu. Pia saa inakusaidia kuheshimu wengine. Kuvaa saa kunakusaidia kuheshimu mda wa watu wengine. Unapofika kwa wakati kwenye miadi au tukio, unaonyesha heshima, unajenga uaminifu na unaimarisha mahusiano jamii inayothamini mda huwa ya maendeleo zaidi kuliko zingine tamani ya kimaadili na kijamii katika baadhi ya tamaduni mtu anayejua mda huonakana kuwa mwenye busara, mwenye heshima na mwenye mipango Hii huongeza thamani ya mtu katika jamii na kumpa nafasi nzuri zaidi ya kijamii au kikazi Pia, saa si pambo tu, bali saa inafaa ku kurekebisha wakati unachelewa ukienda mahali. Kuvaa saa ni jambo lenye umuhimu mkubwa sana katika maisha ya kila siku. Si swala la mtindo peke yake, bali ni chombo cha kusaidia nidhamu. Chombo cha ufanisi, chombo cha heshima na maendeleo binafsi. Mtu anayethamini mda wake hujenga maisha yake yake yenye mafanikio, amani na mwelekeo mzuri. Kwa hivyo, kuvaa saa ni hatua ndogo lakini yenye mchango mkubwa katika kuboresha maisha ya kila siku. Unapofaa saa mara nyingi unapata ya kwamba, unapoangalia mda unapata unatathimini mda wako, jinsi unavyoutumia, jinsi unavyopanga mambo yako siku baada ya siku nyingine. Kwa hivyo unapata ya kwamba, saa ni muhimu sana katika. Hatua ninazopiga siku baada ya siku na kazi ninazozifanya.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni jukumu muhimu sana kwa kila mtu anayejali mazingira. Afya na mstakabali wa vizazi vijavyo. Mimi kama mfano na jali mazingira nikifanya mambo mengi kwa makusudi na kwa nidhamu ili kupunguza plastiki katika maisha ya kila siku. Jambo la kwanza ni kutumia mifuko mbadala ya mifuko ya plastiki. Hatua ya kwanza ni kuacha kabisa mifuko ya plastiki ya matumizi ya mara moja. Ningetumia mifuko ya vitamba, vikapu, mifuko inaweza kutumika tena. Kabla ya kuenda sokoni au udukani nigejifunza kubebe mfuko wangu mwenyewe. Hiyo punguza plastiki nyingi zinazo tupwa baada ya matumizi mafupi. Kuepuka chupa za plastiki za maji. Baada ya kununua maji kwenye chupa za plastiki kila mara nigefanya ya fuatayo. Kutumia chupa ya maji ya chuma au glasi, kujaza maji nyumbani au kazini na kubebe chupa yangu ninapo safiri. Hiyo punguza sana taka za plastiki mbazo mara nyingi huishia kwenye mito, bahari na mitaro. Pia mimi hukuchagua bidhaa zisizo na ufungashaji wa plastiki. Ningekuwa makini ninaponunua bidhaa dukani kwa kuchagua bidhaa zilizo kwenye karatasi, glasi au uchuma. Kununua bidhaa kwa wingi na pia kuepuka vitu vilivyofungwa mara mbili aw tatu kwa plastiki. Hii huhamasisha wazalishaji kupunguza matumizi ya plastiki. Pia kutumia vyombo vya kudumu nyumbani. Nyumbani nimepunguza plastiki kwa kutumia vyombo vya glasi au chuma badaa ya plastiki Nahifadhi chakula kwenye vyombo vya kudumu na epuka vijiko sahani na vikombe vya plastiki vyombo vya kudumu, hudumu muda mrefu na ni salama zaidi kiafya na kimazingira kuepuka plastiki za matumizi ya mara moja Ningejitahidi kuepuka vitu kama mrija za plastiki, sahani za vichiko vya plastiki, vikombe vya plastiki na sahani za plastiki kwenye sherehe. Badala yake ningetumia chuma, mianzi, karitasi ya uvifuwa vinaweweza kuoza. Pia, minatumia bidhazi nazo weza kujazwa tena. Kwa bidhaa za nyumbani na usafi, ningetumia sabuni, shampu na mafuta yanayoweza kujiazwa tena, kununua refili badale ya chupa mpia, kuchagua bidhaa za kienyeji, zisizo na plastiki nyingi. Hii upunguza plastiki kwa kiasi kikubwa Pia mimi hutenganisha taka na kufanya ureje lezaji plastiki isiyo epukika ninge hakikisha Nimetenganisha plastiki na taka nyingine Kuta plastiki kwa vitu vya ureje lezaji na kutotupa plastiki uvyo Ureje lezaji hupunguza plastiki mpya na hulinda mazingira Pia kurekebisha na kutumia tena badala ya kutupa Ningetumia tena chupa, makopa au viombo Ningerekebisha vitu vilivyoharibika na kubadilisha matumizi. hIyo huongeza maisha ya bidhaa na kupunguza taka. Pia ningeelimisha na kuhamasisha wengine. Niwakuwa na ningechukua jukumu la kuelimisha familia na marafiki jinsi ya kutumia plastiki. Pia kuwashauri watoto kuhusu plastiki na kushiriki kampeni za mazingira. Unapa shiriki katika hizi kampeni unapata kwamba jamii inaweza kuelimika mbona tutunze mazingira na mbona tusijihusishe katika kutumia. Utumiaji wa plastiki sana mabadiliko makubwa huanza na uelewa mdogo kuwa mfano kwa vitendo zaidi ya kuzungumza ninge kuwa mfano wakuigwa kwa kuonekana nikitumia mifuko mbadala kwa kukataa plastiki isiyo ya lazima kwa kuonyesha kuwa maisha bila plastiki yanawezekana vitendo vina nguvu kuliko maneno pia ninge saidia biashara rafiki kwa mazingira ninge chagua kununua kutoka biashara zinazo tumia vifungashio rafiki wa mazingira wauzaji wa bidhaza kienyeji na kampuni zinazo jali urejele zaji. Hii huimarisha uchumi, endelevu na kupunguza plastiki. Pia, ningebadilisha mtazamo wa maisha. Zaidi ya yote, ningebadilisha mtazamo wangu kwa kutonunua vitu visivyo vya lazima, kuishi maisha rahisi, kutathmini mazingira kuliko urahisi wa muda mfupi. Huu ni msingi wa kupunguza plastiki kwa mda mrefu. Kupunguza matumizi ya plastiki si jambo la siku moja, bali ni mchakato unao hitaji nia elimu na nithamu kwa kufanya mabadiliko madogo kila siku kama kubeba mfuko wa kitambaa chupa ya maji na kuchagua bidhaa sahihi tunaweza kulinda mazingira afya zetu na maisha ya badaye kila hatua ndogo ina mchango mkubwa tukianza sasa tutawacha ulimwengu bora kuliko tulivyoupata.

Ndio, kama uzoefu na kufikiri wa kuelewa bahari ni moja wapo ya mandhari makubwa na ya kushangaza zaidi ambayo mtu anaeza kuona maishani. Muonekano wa kwanza wa bahari, mara ya kwanza, nilipoiona bahari, kilicho nigonga mashu ni upana wake usiwa wa mwisho. Maji yanaonekana kuungana na anga, kiasi kwamba uwezi tu kutofautisha wapi bahari inaishia na wapi anga inaanza. Rangi ya maji ubadilika kulingana na mwanga. Asubui huwa ya blue line, mchana mwangaza kwa blue nzito na jioni uakisi rangi ya machwea. Ni mandhari ina kufanya mjisikie mdogo lakini pia huru. Sauti ya mawimbi bahari haisikiki kimya. Sauti ya mawimbi yanapo piga ufukwe ni ya kutuliza sana. Sauti ya maji yanayorudi baharini pia ni ya kutuliza na upepo unaovuma juu ya maji. Kwa watu wengi sauti hii hupunguza mawazo, msongo wa akili na huzuni. Arufu ya bahari. Bahari ina harufu yake ya kipekee mchanganyiko wa chumvi, baridi na hewa safi. Arufu hii huamsha hisia za uhuru na likizo. Na kufanya upumue kwa kina zaidi bila hata kujitahidi. Isia za kuguza maji ya bahari. Unapogusa maji ya bahari ya nahisi baridi kidogo, ya nachumbi mdomoni ukijaribu, mawimbi ya napokuja, ya nakukumbatiana kukuwacha. Ni isia ya asili inayo kuunganisha moja kwa moja na dunia. Kutembea ufukweni, kutembea kwenye mchanga wa ufukwe, miguu huzama kidogo, mchanga unaeza kuwa wa moto au baridi na unahisi kuunganishwa na ardhi. Watu wengi utembea ufukweni wakitafakari maisha wakijitathmini au wakipata amani ya ndani. Na hii husaidia kuondoa msongo wa mawazo na pia kufanya akili itulie. Bahari na isia za ndani. Bahari huwamsha isia tofauti kwa watu. Wengine hutafakari sana, wengine huisi furaha na wengine upata uponyaji wakihisia. Bahari inanamna ya kukufanya ufikirie kuhusu maisha wakati mwanzo na mwisho. Pia maisha ya ndani ya bahari. Napoangalia bahari kwa makini unatambua kuwa ndani yake kuna uhai mwingi. Samaki mimea na viumbe wengi wamejaa pale. Ni chanzo cha chakula na ajira kwa mamilioni ya watu. Hi huongeza heshima kwa mazingira na maumbile na pia huchangia katika ukuaji wa kiuchumi kwa sababu baadhi ya chakula ambao tunakula kama samaki huwa inatoka baharini. Bahari kama darasa la maisha. Bahari ufundisha mambo mengi. Mawimbi huja na kuondoka kama changamoto za maisha. Zinakuja na pia zinaondoka. Inaitaji uvumilivu wa maji dhiti ya miamba subira na nguvu ya ukimya Nisomo lisilo na mwalimu lakini lenye maana kubwa hofu na heshima pamoja na uzuri wake bahari pia ni kubwa na nguvu inaeza kuwa hatari Hii hufundisha mtu unye nyekevu kwamba binadamu si mkubwa kuliko asili Kumbu kumbu isio sahaulika ni kwamba unapoona bahari unakumbuka Hali yako ya maisha inaleta hamu ya kurudi tena na hubaki akilini kwa mda mrefu ni aina ya uzoefu unaobadilisha mtazamo wa mtu kuhusu dunia. Kwa ujumla, kuona bahari ni zaidi ya kuona maji mengi. Ni uzoefu wa kihisia, kifikira na kiroho na kufundisha ukimya, nguvu na uzuri wa unyenyekevu. Hata kwa simulizi tu bahari hubaki kuwa ishara ya uhuru, maisha na maajabu ya uumbaji.

Kuwakaribisha wafanyikazi wapya ni hatuwa muhimu sana inayoweza kuamua jinsi mfanyikazi atakavyo jihisi, atakavyo jifunza haraka na atakavyo fanya kazi kwa ufanisi kwa muda mrefu karibu nzuri ujenga imani, motisha na uwaminifu. Huku ukaribu mbaya huweza kumkatisha tamaa mfanyakazi mapema. Kwanza kabisa mimi nawakaribisha kabla waje mimi huandaa mazingira Kabla hata mfanyikazi mpya hajaanza kazi, mimi ninahakikisha mazingira ya kazi yako tayari, meza, kiti na vifaa. Nafahamisha timu kuwa mfanyakazi mpya anakuja na pia naandaa ratiba ya siku ya kwanza. Mimi hufanya mfanyakazi ajisikie anatarajiwa na anadhaminiwa, sio kama mzigo. Pia mimi nampokea kwa heshima. Siku ya kwanza namkaribisha kwa tabasamu, najitambulisha kwa heshima, nampongeza kwa kupata nafasi hiyo. Maneno ya kwanza yana uzito mkubwa karibu yenye joto humwondoa hofu na wasiwasi wa mwanzo. Pia mimi hujitambulisha na kumfanya ajisikie salama. Namwelezea jina langu na nafasi yangu, lengo langu la kumsaidia na kwamba ana uhuru wa kuuliza maswali. Hii huondoa uoga na kumfanya ajisikie kuwa sehemu ya timu. Pia namtambulisha kwa wenzake. Ninamzungusha ofisini au eneo la kazi, namuonyesha idara mbalimbali, wasimamizi wa hizo idara pia namwambia afahamu majina ya wenzake nawahamasisha wenzake wamsalimu na kumkaribisha. Mahusiano ya mwanzo huweka msingi wa ushirikiano mzuri Pia namweleza utamaduni wa kazi. Nachukua muda kueleza maadili ya taasisi, namna ya kuwasiliana, tabia zinazo dhaminiwa na mambo ya kuepuka utamaduni wa kazi ni muhimu kuliko sheria zilizoandikwa. Pia namueleza majukumu kwa uwazi Naeleza kwa kina majukumi yake ya kila siku, matarajio ya kazi na pia malengo ya muda mfupi na muda mrefu uwazi humsaidia mfanyakazi kujua anachopaswa kufanya bila hofu ya kukosea Pia mimi hutoa mafunzo ya awali. Katika siku au wiki za mwanzo, mimi namfundisha taratibu za kazi, namwonyesha mifumo na vifaa, namruhusu ajaribu kwa vitendo Mafunzo humjengea kujiamini na ufanisi na hata anaweza aka-pick vizuri pale kazini Namteuwa mlezi au mshauri, ninampatia mfanyakazi mwenzake wa kumsaidia, wakumuonyesha pale anapokwama mtu wa kumuuliza maswali madogo madogo. Hii humpa msaada wa karibu na kumsaidia kuzoea haraka. Pia namsikiliza mahitaji na hali yake. Namuuliza anajisikiaje ama ako na changamoto zozote mle kazini na kama akona msaada nahitaji. Kusikilizwa humfanya ajisikie kudhaminiwa kama binadamu si mfanyikazi tu. Pia nampa muda wa kurekebisha kazi. Sihitaji ukamilifu wa haraka namruhusu ajifunze taratibu namvumilia makosa ya mwanzo namrekebisha kwa upole. Mimi hujenga mazingira salama ya kujifunza. Pia mimi hutoa maoni chanya mapema. Nikimtambua na nikitambua jitihada zake, mimi nampongeza kwa maneno ama kwa zawadi na mshukuru hadharani au faraghani. Pia namtia moyo aendelee kujituma kila wakati maoni chanya, huongeza kujiamini na hamasa. Mimi hueleza kanuni na taratibu za kazi kwa uwazi. Kwa uwazi na utulivu namweleza saa za kazi, saa za kuondoka. Taratibu za likizo na kanuni za nidhamu huku ufamu wa sheria humpa uhuru wa kufanya kazi kwa amani. Pia mimi hmuusisha kwenye timu na shughuli. Na mshirikisha sana kwenye mikutano, kwenye maamuzi madogo madogo ya pale kazini na kwenye kazi za pamoja. Mimi humfanya ajisike kuwa sehemu ya timu mapema. Pia humuonyesha mfano mwema, badala ya kuagiza namwonyesha kwa vitendo naheshimu muda na pia namwonyesha mawasiliano bora. Mfanyakazi mpya hujifunza zaidi kwa kuona kuliko kusikia. Pia mimi hufuatilia maendeleo yake. Baada ya wiki chache, mimi nakaa naye chini, tunajadili maendeleo, tunaona changamoto, na vile anapoweza kuziepuka pia tunapanga maboresho. Ufuatiliaji huonyesha kuwa maendeleo yake ni muhimu, pia mimi hukuza hali ya heshima na usawa, nahakikisha ameheshimiwa kama wengine, hapewi dharao na pia hapekezwi kwa njia mbaya. Heshima hujenga uwaminifu na uwaminifu hujenga utendaji bora. Mimi namhamasisha kuwasiliana kwa uwazi. Namwambia aseme anapokwama, atoe maoni bila hofu na aombe msaada inapo hitajika. Mawasiliano mazuri hupunguza migogoro na makosa. Pia mimi humsaidia kujiona na maono ya badaye. Namwelezea furusa za ukuwaji, njia za kupanda ngazi na umuhimu wa kujifunza. Pia humpa matumaini na dira ya muda mrefu. Kuwakaribisha wafanyakazi wapya si tukio la siku moja mbali ni mchakato unaohitaji uvumilivu.

Suali na kupenda paka umbwa ni suali linalogusia isiya tabia binafsi na mtazamo wa maisha. Mimi kwa kweli nawapenda wote kwa sababu wote wakona faida katika maisha yangu. Wote wananafasi yao muhimu katika maisha ya binadamu pia. Wanyama wakufuwa wamekua sehemu ya maisha ya binadamu kwa maelfu ya miaka. Paka na umbwa ndio marufu zaidi kila mmoja na sifa zake, tabia zake na mchango wake kwa maisha ya manadamu. Kupendelea mmoja siku kumchukiya muingine, bali ni kuendana zaidi na tabia na mtindo wa maisha ya mtu. Kwanini napenda paka zaidi? Uhuru wa paka. Paka ni kiumbe mwenye uhuru mkubwa. Haitaji uangalizi wa kila dakika. Anaweza kujitunza, kujisafisha mwenyewe na kunjipumzisha bila pukta. Inafaa kuwa mtu anayependa utulivu nafasi binafsi na ratiba isio na shuruti nyingi. Utulivu na amani. Paka pia uleta utulivu wa kipeke. Yeye hulala kwa amani, utuwa sauti ndogo, inayotuliza na hatembei kwa makelele Kwa mtu anayipenda mazingira ya kimia paka ni rafiki mzuri sana Hawaitaji nafasi kubwa Paka anaeza kuhishi ndani ya nyumba ndogo Haitaji matembezi ya inje kila siku na pia hatoshi kuwa na uwanji mkubwa Hii inawafaa watu wa mjini au wanoishi kwenye nyumba ndogo garama zake za malezi ni ndogo uKilinganisha paka na umbwa paka ula kidogo haitaji chanjo nyingi na hawaitaji kuogesha wa mara kwa mara ni hufanya paka awe rafiki wa bajeti ya watu wengi pia heshima yake ni heshima ya nafsi binafsi haji kukusumbua ukiwa na shuguli ujua wakati wa kuka pembeni hakuumbi umakini wa mda wowote hii ni muhimu kwa watu wanafanya kazi kusoma na wanaoupenda mda wao binafsi lakini pia umbwa akona uzurimu mkubwa umbwa ni mwaminifu, umbw anajulikana kwa uaminifu wa dhati kulinda familia na kuonyesha upenda waziwasi Kwa mtu anaye penda usiano wa karibu sana umbwa ni chaguo bora umbwa pia ni mlinzi Umba utuwa ulinzi, utuwa taathari kwa atari na wafanya watu wajisikie salama hii ni jambo muhimu sana asa katika maeneo ya makazi umbwa huimiza mazoezi umbwa huitaji kutembea kukimbia kucheza Hii humsaidia mimiliki kuwa na mazoezi ya mwili kuwa na ratiba ya afya na kupunguza uvivu isia za mawasiliano umbwa uonyesha isia wazi Paka uonyesha isia kwa utulivu Paka ukupenda kimia kimia lakini umbwa ukupenda kwa shangwe Mafunzo ni kwamba umbwa ufundishwa kwa uraisi na paka uchagua kujifunza Paka ni kama rafiki huru umbwa ni kama mshirika mwaminifu ratiba ya maisha paka ufuata ratiba yake mwenyewe Bali umbwa ufuata ratiba ya mmiliki waki Hapa ndipo watu wengi ufanya uamuzi kulingana na maisha yao Paka pia uchangia katika afya ya akili na kusaidia kupunguza msongo wa mawazo, utafiti mwiniu unonyesha kuwa kugusa paka upunguza presha, sauti za paka utuliza akili na uwepo wao huleta faraji. Hii ni faida kubwa watu wanaopitia msongo wa mawazo. Pia faraji ya akimia wakati mwingine, utaki kuzungumza, utaki kelele unataka wepo, tu paka utoa faraja bila maneno. Tazamo wakimadili pia, paka upenda heshima, uhuru na kutoamriwa sana. Kupenda paka kuna mfundisha mtu subira, heshima ya mipaka na upendo usio lazimisha Kuna changamoto za kupenda paka si watu wote wanawapenda Baadhi ya watu hawapendi manyoya, hawapendi paka kukaa kila mahali na huwa na mziu hii ni jambo la kuzingatia Paka si wazi kisia kama umbwa kama unapenda kukumbatiwa sana kucheza mdamwingi na kupewa umakini wawazi Basi umbwa anaeza kukufa zaidi Kwa ujumla napenda paka zaidi kwa sababu wanalingana na maisha ya utulivu, wanaheshimu nafasi binafsi na wanaleta amani na faraja. Lakini pia naheshimu umbwa sana kwa sababu ya uwaminifu wao, ulinzi wao na upendo wao wawazi.

Kueka afya nzuri si jambo la bahati bali ni mchakato wa kila siku unaohitaji nidhamu ufahamu na kujitathmini. Afya si kutokuwa na mgonjwa tu bali ni hali ya ustawi wa mwili akili na mahusiano wa kijamii. Kwanza kabisa kula lishe bora na yenye uwiano. Afya njema huanzia tumboni, zingatia chakula cha asili kama mboga matunda na nafaka. Punguza vyakula vya mafuta mingi, sukari na chumvi. Kula kwa vipimo vinavyofaa si kwa kushiba kupita kiasi. Lishe bora husaidia kuimarisha kinga ya mwili kudhibiti uzito na kuzuia magonjwa kama kisukari na shinikizo la damu. Kunywa maji ya kutosha. Maji ni uhai. Mimi ninajitahidi kunywa maji mara kwa mara siku nzima. Kunywa maji kabla kiu kali, kupunguza vinywaji vina sukari nyingi. Maji husaidia mmengenyo wa chakula ngozi kuwa na afya na kuondoa sumu mwilini. Pia mimi hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Mazoezi ni nguzo muhimu ya afya, nafanya kutembea kwa haraka, kunyoosha misuli na mazoezi mepesi ya nguvu. Faida zake ni kwamba inaimarisha moyo, inapunguza msongo wa mawazo, pia inaongeza nguvu na usingizi mzuri. Pia mi hupumzika na kulala vya kutosha. Usingizi ni tiba ya asili. Ninahakikisha nalala masaa ya kutosha, nalala kwa ratiba ile hile na napunguza matumizi ya simu kabla ya kulala. Usingizi mzuri husaidia ubongo kufanya kazi vizuri, mwili kujirekebisha na kudhibiti hisia Pia mimi huweka afya ya akili kipaumbele afya ya akili ni muhimu kama ya mwili nafanya kupumzika kiakili, kuepuka mawazo ya kupita kiasi na kujipa muda wa kuwa peke yangu Pia naongea na watu ninaowaamini naomba msaada ninapohitaji na pia najifunza kukubali mambo ni sio weza kubadilisha Pia mimi udhibiti msongo wa mawazo msongo wa mawazo huadhiri afya kwa kiasi kikubwa, mimi huwa najitahidi kupanga kazi zangu, kuepuka kubeba mzigo ya kila mtu na kujifunza kusema hapana inapobidi. Nafanya pia kupumua kwa kina kutafakari na kujipa mapumziko. Hii inafanya akili yangu iwe na utulivu. Pia mimi hudumisha usafi binafsi na mazingira. Usafi huzuia magonjwa mengi, huwa nazingatia kunawa mikono mara kwa mara, kusafisha mazingira na kuvaa nguo safi. Hii hunisaidia kuzuia maambukizi, kujisikia vizuri kimwili na kisaikolojia. Pia mimi huwebuka tabia ya hatarishi. Kwa afya bora mi naepuka matumizi mabaya ya vileo, uvutaji wa sigara na dawa za kulevya. Tabia hizi huadhiri viungo vya ndani, afya ya kiakili na maisha ya baadaye Pia mimi upima afya mara kwa mara. Ninajua umuhimu wa kupima afya angalau mara moja kwa mwaka. Kujua hali ya mwili wangu mapema na kufuata ushauri wa wataalamu. Kuzuia ni bora kuliko kutibu. Pia mimi hujenga mahusiano mazuri. Mahusiano mazuri ni tiba ya moyo ninajitahidi kuwa na watu wanaonipa amani kuepuka mgogoro isiyo ya lazima na kusamehe na kuachilia chuki. Mahusiano mazuri hupunguza upweke huzuni na msongo wa mawazo. Pia mimi hujishughulisha na mambo ninayoyapenda. Afya pia ni furaha nafanya kusoma kusikiliza muziki kutembea kufanya mambo ya ubunifu furaha huimarisha kinga ya mwili. Pia mimi huwa na mtazamo chanya wa maisha. Ninajifunza kushukuru kila siku, kuona changamoto kama fursa ya kufanya mambo vizuri na kuthamini hatua ndogo za maendeleo. Mtazamo chanya huimarisha akili yangu, hupunguza magonjwa yanaotokana na mawazo na hunikuzia maisha marefu. Pia mi huweka usawa kati ya kazi na maisha. Ninakumbuka kuwa kazi ni sehemu ya maisha, si maisha yote. Mapumziko ni muhimu, afya ni mtaji wa mafanikio. Usawa huu huzuia kuchoka kupita kiasi Pia mi hujitambua na kujiheshimu Najifunza kusikiliza mwili wangu kupumzika ninapochoka kuomba msaada ninapohitaji na pia kujitathmini bila kujilinganisha kujipenda ni sehemu ya afya njema Kwa ujumla kueka afya nzuri ni safari ya kila siku si lengo la mara moja nahitaji nidhamu, kila wakati nahitaji maarifa Nahitaji mtu awe mvumilivu uwe na subira zaidi na pia kujipenda Kwa kukula vizuri, kufanya mazoezi, kupumzika, kudhibiti mawazo na kuishi kwa usawa tunaeza kuishi maisha yenye nguvu, amani na furaha.

Kuifadhi data ni muhimu sana katika dunia ya sasa ya kidigitali kwa sababu data ni thamani, kumbu kumbu na rasili mali. Utangulizi kwa nini naifadhi data muhimu ni kwamba data inaeza kuwa nyaraka za kazi, picha na video za kumbu kumbu, taarifa ya za masomo na nenosiri na tarifa binafsi. Kupoteza data kunaeza kusababisha asara ya kazi, msongo wa mawazo, kupoteza kumbu kumbu muhimu na atari za kiusalama. Dio mana mi nahakikisha data yangu inaifadhiwa kwa njia salama zaidi ya moja na inayopatikana kwa uraisi. Kuifadhi data kwenye simu, simu ni kifaa ninachotumia mara nyingi. Hivo mimi huifadhi picha video ujumbe na mawasiliano. Hii hutumika kwa data za kila siku lakini siifadhi data muhimu pekee kwenye simu. Natambua kuwa simu inaeza kupotea kuaribika ama kuibiwa. Dio maana simu ni eneo la muda si la kudumu kwa data nyeti. Kombyuta kama ifadhi kuu. Kumbyuta ni moja wapo ya sehemu kuu ni napohifadhi data, nyaraka za kasi, faili za masomo, picha zilizopangwa vizuri. Ni raisi kupanga mafaili ni uharili mzuri wa nyaraka na uwezo mkubwa wa kuifadhi, lakini bado kompyuta inaeza kuharibika, inaeza kushambuliwa na virusi, hivyo siitegemei peke yake. Pia nikona ifadhi ya inje. Natumia flash. Hiyo husaidia kuifadhi nakala ya data kuhamisha data kati ya vifaa na kuifadhi data bila mtandao. Lakini vifaa hivi vinaweza kupotea. Vinaweza vikaharibika. Ndiyo maana na vilinda na sivitegemei peke yake. Ifadhi ya mtandaoni. Hii ni sehemu muhimu sana ya ifadhi yangu ya data. Uwa natumia huduma za mtandaoni kuifadhi nyaraka muhimu picha na video faili za kasi. Faida zake ni data inapatika na popote, haipotei hata ikifaa kikiaribika na inabakapia kiautomatiki. Lakini nahakikisha nina nenosiri imara na natumia uthibitisho wa hatua mbili. Pia miifadhi nakala kwanjia zaidi ya moja. Kanuni nayo fuata ni usiifadhi data muhimu sehemu moja. Nafanya nakala kwenye computer, nakala kwenye ifathi ya inje, na nakala kwenye cloud. Hii huzuia hasara kubwa endapo moja itashindwa. Mi ugawanya data kwa umuhimu. Siifadhi data zote kwa njia moja na igawanya data muhimu sana, data ya kumbu kumbu na data ya kawaida. Data muhimu zaidi nalinda kwa nenosiri na ificha au kuifunga na pia sishiriki ofyo. Pia naangalia usalamu wa nenosiri. Mahali popote napohifathi data na tumia nenosiri imara, situmii nenosiri moja kila mahali na boresha nenosiri mara kwa mara. Pia sishiriki nenosiri bila sababu, sielezi data yangu ha dharani. Usalamu wa nenosiri ni msingi wa ulinzi wa data. Mi huepuka atari mtandaoni ili kulinda data, sifungui viungo visivyo eleweka, sipakui faili kutoka vianzo visivyo aminika na nahakikisha vifaa vi na kinga. Atua hizi uzuia virusi, udukuzi na wizi wa taarifa Pia mi hu panga na kupunguza data isio ya lazima Mara kwa maa nafuta faili sizizo na umuimu Napanga picha na nyaraka na punguza data zinazo chukua nafasi ya bure Hi hunisaidia kuraisisha upatikanaji, kupunguza atari na kuokoa nafasi ya hifadhi kuifadhi data ya karatasi pia, si data zote nizaki digitali, baadhi kama vyeti na hati muhimu Ninaifadhi sehemu salama nyumbani na pia nakala ya kidigitali. Hii utoa ulinzi wa pande zote mbili. Pia kuwa na mpango wa dharura najiuliza nikipoteza kifaa leo nifanye nini. Mpango huu hunisaidia kutoa ta haruki, kurejesha data haraka na kupunguza hasara. Pia kuelimika na kusasisha maarifa. Teknolojia ubadilika kila wakati na jitahidi kujifunza njia mpya za kuhifadhi data, kufatilia usalama wa mtandao na kusasisha mfumo ya vifaa. Maarifa ni kinga bora mimi naifadhi data yangu katika maeneo tofauti kwenye kombyuta, kwenye simu kwenye ifadhi ya inje na ya mtandaoni hii inanifanya nihakikishe kuna backup usalamu wa mpangilio mzuri kuifathi data si swa la nafasi tu bali kulinda kazi, kulinda kumbukumbu na kulinda maisha ya badae mtu anaye jali data yake hujianda kwa changamoto za leo na za kesho.

Ndiyo napenda sana kulima bustani na si kwa sababu ya kupata chakula tu bali kwa sababu bustani hunipafuraha, utulivu wa akili, mafunzo ya maisha na usiano wakaribu ya mazingira. Kwangu bustani si kipande chaadhi chenyemimea tu bustani darasa lawazi, chanzo cha afya na sehemu ya kutafakari maisha. Kila mbegu inayo panda unifundisha subira, matumaini na uwajibikaji. Kuona mmea ukimea ukakua na hatimai kuzaa hunipahisia ya mafanikio ya kipekee. Nipo na sababu nyingi ambazo zinafanya nipenda kulima bustani kwanza upendo kwa mazingira. Napenda kulima bustani kwa sababu inafanya nijisikia mlezi wa mazingira, kupanda miti mboga au maua unanisaidia kuboresha hewa, huzuia mmonyoko wa udongo na kuvutia viumbe kama nyuki na vipipeo. Pia napenda kwa sababu inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kulima bustani unisaidia sana kupunguza mawazo na msongo wa akili. Ninapo kwa shambani au bustani ni akili yangu utulia. Kupalilia kumwagilia na kugusa udongo unifanya nijisikia ni pokaribu na asili. Kama timba ya bure ya akili. Pia kujitegemea kwa chakula. Kulima mboga mchicha nyanya vitunguu au hoho unifanya nijisikia na nijitegemea. Najua chakula nina chokula kime tunzwa vyema akina kime kali nyingi na ni safi Hii uongeza imani yangu katika kile nina chokula Kuna aina za bustani ambazo mimi uzipenda Napendelea sana bustani ya mboga lakini pia napenda bustani ya maua mboga unipa chakula na afya huku maua yakiongeza uzuri na mvuto wa mazingira ya nyumbani wakati mwingine pia mimi upanda mimea ya dawa kama tangawizi na michaichai kwa matumizi ya nyumbani bustani inaeza kuwa bustani ndogo ya nyumbani, bustani ya vyombo, bustani ya nyuma ya nyumba na bustani ya pamoja na familia Hata bustani ndogo sana bado inathamana kubwa Kuna hatua ninazo zifuata kulima bustani kwanza ni maandalizi ya arthi Napo anza kwa kuhakikisha udongo uko tayari, uko hali nzuri, mi upalilia na kupalilia mabaki na wakati mwingine uongeza mboji au samadi udongo mzuri ni msingi wa bustani bora Naja sehemu ya upandaji na panda mbegu au miche kwa uangalifu ni kizingatia na fasi kina na ina ya mmea. Hapa subira ni mwimu kwa sababu si kila mbegu uota maramoja. Pia matunzo ya bustani. Baada ya kupanda mi hufuatilia bustani yangu mara kwa mara, kumwagilia maji, kupalilia magugu, kueka mbolea na kudhibiti wadudu. Matunza haya unifundisha uwajibikaji na nidhamu. Kuna changamoto ni nazo kutana nazo kwenye shughuli hii ya kutengeneza bustani langu. Wakati kuna ukame ama mvua nyingi unapata ya kwamba mimea inaharibika inazorota yote. Wadudu waharibifu, magonjwa ya mimea ambayo huathiri mimea kiafya na pia ukosefu wa muda. Hata hivyo changamoto hizi unifanya ni jifunze zaidi kila tatizo huwa somo jipia na linapo nisaidia kuboresha ujuzi wangu wa kilimo. Pia kuna mafunzo mbalimbali ambao napata wakati napo andaa bustani. Kwanza ni bidii. Najifunza katika kwamba katika haya maisha bila juhudi akuna mavuno. Pia subira. Mimea hukua kwa wakati wake. Na hiyo inanifundisha kwamba kila mcha kila binadamu ana wakati wake wakuna wiri. Pia inanipa matumaini. Kuna mbegu ndogo zenye huleta mavuno makubwa. Mafunzo haya unisaidia hata katika maisha ya kila siku kazi na hata mahusiano. Napendelea pia kushirikisha familia watoto katika kulima bustani. Hii uwafundisha dhamani ya kazi, uvumilifu na kuthamini chakula. Pia uimarisha mahusiano kwa sababu tunafanya kwa pamoja penye manufaa. Pia kuna furaha ya mavuno. Hakuna furaha kubwa kama kuvuna ulicho panda mwenyewe. Kuvuna mboga safi kutoka bustanini na kupika chakula nyumbani unipahisia ya kujifunia na kuridhika. Hata kama mavuno ni machache, dhamani yake ni kubwa sana moyoni. Bustani pia ni kama sehemu ya maisha ya baadaye. Na amini kwamba kulima bustani ni ujuzi muhimu sana kwa sasa na kwa siku zijazo. Kadri maisha ya navyo badilika na gharama ya maisha kuongezeka, bustani ndogo ya nyumbani inaeza kwa suluhisho kubwa. Ndiyo maana napenda kuendeleza utamaduni huu. Mimi napenda kulima bustani kwa dhati kabisa ni shughuli inayoni jenga kimwili, kiakili na kihisia. Unipa chakula, unipa amani na unifundisha maisha na unifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira bustani tu kwangu siku poteza wa muda bali ni mtindo wa maisha.